Naam, tunda ninalolipenda zaidi ni embe. Kwa sababu embe linaladha tamu ya asili na harufu mzuri. Inayofutia sana embe linaliwa likiwa bichi au lililoiva vizuri. Na linaweza kutumika kwa njia mbalimbali kama mtu kutengeneza juisi na ambayo ni juisi tamu zaidi, saladi ya matunda au hata kuliwa peke yake pia ni tunda lililopatikana kwa urahisi katika maeneo mengi na huleta hisia za msimu mzuri na furaha. Mbali na ladha yake embe linavirutubishi muhimu kama vitamin A na C, ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya ngozi. Embe ni tunda na ambalo mimi nalipenda zaidi na hupenda kulitumia haswa juisi yake naipenda zaidi.

Naam mboga ninayopenda kula zaidi ni sukumawiki kwa sababu ni mboga rahisi lakini yenye latha nzuri na faida nyingi Kwa afya sukumawiki hupikwa kwa njia tofauti kama kukaangwa na vitungu nyanya au vitu vingine au hata kuwangeswa nyama au maharagwe jambo linalofanya iweze kuliwa karibu kila siku bila kuchosha Pia ni mboga inayopatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu Hivyo napenda inapendwa na watu wengi mbali na latha yake, sukuma wiki inavirutubishi muhimu kama madini ya kalkiam na vitu vingine na ambayo huweza kusaidia mwili wa binadamu vile vile, nguvu mwilini na kuimarisha kinga ya mwili kula mboga hii mara kwa mara husaidia pia mgegenyo wa chakula au kweza kupamwili uweze kusiaga chakula vizuri na afya ya jumla ya mwili Kwa ujumla skumawiki nimboga inayochanganya urahisi latha na nimboga nzuri zaidi.

Naam, kushugulikia muda ni jambo muhimu sana ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo. Pia, kwanza kabisa napanga ratiba ya kazi mapema kwa kuorodhesha kazi zote ninazo napaswa kufanya na kuzipa kipa umbele kulingana na umuhimu wa muda wa mwisho. Hii hunisaidia kujua ni kazi gani ninaeza au ninaeza kuanza nayo na kuipa kuepuka kupoteza muda kwenye muda usio au kwenye mambo yasiyo ya lazima Pia mimi huweza kugawanya kasi kubwa kwa vipande vidogo vina vyoweza kukamilika kwa hatua njia hii hunifanya nione maendeleo kwa haraka na hunipa motisha ya kuendelea katika kufanya kazi mzuri. Katika ratiba yangu, mimi huweka pia muda wa mpumziko mafupi ili akili ipumzike kwa sababu kufanya kazi bila kupumzika hupungusa umakini na ubora wa kazi, pia hudhuru afya na kufanya akili iweze kuwa akili na ambayo inauchovu mwingi. Unapopata muda wa mapumziko kazini mapumziko mafupi kama vile kutembea kidogo au kuueza kuwasiliana na mwenzako mfanyi kazi mwenzako husaidia zaidi kueza kuponguza msongo wa mawazo na kukupa akili tulivu.

Naam, kwa kawaida mimi hupenda kutumia wi-fi pale inapopatikana kwa sababu huwa ni dhabiti na ni rahisi kuweza kupata. Zaidi na haina gharama kubwa ukilinganisha na data ya simu. Wi-fi huniruhusu kufanya kazi mtandaoni bila wasiwasi wakuishiwa na bando haraka. Hasa ninapohitaji kupakua au kutumia muda mrefu kwenye intaneti. Mimi huweza kutumia wifi kwa sababu ni haraka na ni dhabiti na ambayo haitaweza kukusumbua au ni kitu na ambacho nikizuri zaidi kwa kuweza kupata mambo unayohitaji kwa haraka. Hata hivyo data ya simu huwa muhimu sana pale ambapo wifi haipatikani kama nikiwa safarini au nje ya nyumba. Data ya simu hunipa uhuru wa kuendelea na shuguli zangu bila kukatizwa. Ingawa hutumika kwa uangalifu ili isimalize haraka. Kwa ujumla, ninachangia au ninachukua kutumia wifi au data ya simu kulingana na mazingira niliyopo na aina ya kazi ninayofanya. Kwa sababu unapokuwa safarini au unapotembea pale, iwapo umetembelea pwani unaeza ukatumia data ya simu au vile vile unapokuwa pale nyumbani ndiyo maana utaweza kutumia wifi, kuweza kufanya mambo zako iwapo ni kazi au kuweza kuwasiliana na wenzako kwenye mitandao ya kijami utatumia wifi.

Naam, juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe kwa sababu ni inaladha tamu ya asili na harufu nzuri. Embe linavirutubishi vingi sana. Juisi ya embe inaweza kunywa au ninaweza kunywa ikiwa peke yake au kuchanganya au kuchanganywa na matunda mengine kama machungwa na nanasi. Hili kuongeza ladha na virutubishi zaidi. Pia ni juisi inayopendwa na watu wengi kwa sababu si kali sana na inaburudisha wakati wajoto. Mbali na ladha yake, juisi ya embe ina vitamini muhimu kama vitamin E na C ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuongeza afya ya ngozi kwa binadamu. Kunywa ya juisi ya embe hunisaidia pia kuongeza nguvu na kukupa hisia ya uchanga mfu. Juisi ya embe ni juisi na ambayo nitamu zaidi haswa wakati wajotokali. Unapopata kinywaji kile ukiweza kutulia pale iwapo ni chini ya mti ama tu umeweza kutulia. Kwenye nyumba ni juisi nzuri zaidi ya kuweza kukutuliza na kukupunguzia msongo wa mawazo. Juisi ile ya embe ndio juisi ninayoipenda zaidi ya matunda.

Naam, mara nyingi mimi wikendi hutumia muda wangu kama kupumzika na kujijenga upya baada ya wiki ya kazi au baada ya wiki ndefu ya kazi. Kwa kawaida, napenda kutumia muda huu kupanguza au kuboresha au kupunguza kwa kufanya shughuli, zisizo na haraka. Kama kupumzika nyumbani, kusikiliza muziki wa country music au kutazama filamu au vipindi vinavyo niburudisha na kunipa raha vipindi na ambavyo vina vichekesho Hii hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili Pia wikendi ni wakati mzuri wa kutumia muda na familia au marafiki kueza kujuliana hali kukutana nao kuzungumza au kushiriki chakula pamoja huongeza ukaribu na uleta furaha ya kijamii Wakati mwingine napenda pia kufanya shughuli ndogo za kujijenga kama kusoma kupanga wiki ijayo ili kuweza kujua nitakachofanya na mipangilio ya wiki ijayo au kufanya mazoezi mepesi ya tabia yangu iwe dhabiti na kuweza kupunguza mafuta mwilini.

Naam, mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupatikana na husasishwa kwa haraka ili kuweza kupatikana. Habari za mtandaoni hunipa fursa ya kupata taarifa mpya muda wowote na mahali popote kupitia simu au kompyuta. Jambo linalo nisaidia sana kufuatilia matukio yanayotokea kwa wakati halisi mambo yanayofanyika kwa wakati halisi Pia kuna vyanzo vingi mtandaoni vinavyo ruhusu kuchagua muda ninazovutiwa nazo kama siasa, biashara na michezo au burudani. Vilevile gazeti la kawaida pia lina nafasi yake hasa kwa watu wanaopenda kusoma kwa utulivu bila usumbufu wa matangazo au simu kusoma gazeti huleta hisia ya utaratibu na huweza kusaidia mtu kuzingatia zaidi yaliyomo Ila kwa upande wangu mimi hupenda zaidi kufuatilia au kusoma habari mitandaoni kwa sababu ni haraka na utapata kuweza kuchagua maoni au habari ambazo wewe unataka kuweza kuziskiza kupata habari za hivi punde au kupata habari ambazo zinaendelea kwa sasa.

Naam, kitendo cha wema ambacho hukaa akilini mwangu kwa mda mrefu nacho ni kusaidia mtu wakati alipokuwa anapitia wakati mgumu bila kutarajia chochote badala yake. Ilikuwa ni pale nilipopata mtu alikuwa na msongo wa mawazo na hakuwa na mtu wa kuzungumza nae ili kuweza kumtuliza. Nilichofanya ni kumpa muda wangu kumsikiliza kwa makini na kumtia moyo kwa maneno rahisi lakini ya kweli Wakati mwingine kusikiliza tu kwa moyo wa wazi ni msaada mkubwa kuliko hata fedha au sawadi nilieza kumpa mawaidha na ambayo yalimfana kuweza kuwasiliana naye vizuri na kuweza kumwelewa na kumsaidia ili aeze kuwa mtu bora pia Kitendo cha wema kinaweza kuwa kidogo lakini chenye maana kubwa zaidi kwenye mtu huyo au hata kwenye maisha yake kama kusaidia mtu kubeba mzigo mzito kushiriki chakula na anayahitaji au kutoa ushauri wa dhati bila kumhukumu mtu vitendo hivi vinaweza kuonekana vya kawaida lakini kwa yule anayepokea vinaweza kubadilisha siku yake au hata mtazamo wake na wa maisha yake na kumtengenezea maisha yake kwa furaha na kuweza kumfanya mtu yule aeze kufurahia vizuri na kuweza kupenda ushirikiano huo kwa dhati.

Naam kwa upande wangu wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayonisaidia kujilinda na joto huku nikiendelea kujisikia huru na mtulivu Mara nyingi hupenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ambako hakuna hewa safi au kuna hewa na ambayo ni hewa nzuri Nikinywa maji mengi au vinywaji baridi kama juisi ya matunda ile ya embe ili kuepuka upunguvu wa maji mwilini. Hii husaidia mwili kubaki na nguvu hata wakati w joto kali. Napenda kuvaa mavazi mepesi na yenye rangi hafifu ili kuweza kupunguza joto jingi na kuweza kupa mwili usije ukatoa jasho jingi. Vile vile, wakati mwingine mimi huchukua au huchagua kufanya shuguli nzito asubuhi mapema au jioni jua linapopungua na mchana hutumia muda kupumzika kusoma au kusikiliza miziki ili kuweza kutuliza mwili na kuweza kujipa raha mwenyewe.

Naam, kwa kawaida au kwa siku, napendelea kutumia muda wastani wa saa sita au hata zaidi mtandaoni kila siku. Muda huu unajumuisha kusoma habari, kujifunza mambo mapya, kuwasiliana na watu kupitia ujumbe au mazungumzo, na pia kupumzika kwa kusikiliza muziki au kutazama video za burudani. Pia ninahitaji kuweka usawa kati ya matumizi ya mtandao na shughuli za nje kama kufanya mazoezi au kujipungu au kujipumzisha ili kuepuka kuchoka kwa macho, akili pia huwa naepuka kutumia muda mwingi na sana mtandaoni mpangilio ili isiadhiri usingizi au shughuli zingine muhimu za kila siku. Mimi kwa siku hutumia mtandao kwa masaa sita au zaidi kulingana na kazi zangu ninazofanya mtandaoni au kuweza kuwasiliana na wenzangu kwa mipango ya kazi au kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu. Huweza kunisaidia zaidi. Pia mimi hutumia muda huu kwa makusudi husaidia au makusudi husaidia kupata taarifa kuwasiliana kwa urahisi na kupata burudani bila kupoteza muda mwingi.

Naam kwangu mimi napenda kusimamia hasaa nina popata fursa ya kupanga au kupewa uongozi kwenye kampuni mimi uhakikisha mambo yanaenda kwa mpangilio mzuri kusimamia kuna nipa hisia ya uwajibikaji na uwezo wa kusaidia timu au watu kufikia malengo yao kwa pamoja na kwa urahizi Napenda pia kuona jinsi kila mtu anavyoshirikiana na michakato mbali mbali inavyotelekezwa Jambo linaloongeza ufanisi na kurahisisha kazi kwa ujumla hAta hivyo pia najua kuwa kuna wakati muhimu wa kusimamiwa hAsa pale ninapohitaji muongozo au msaada mbali mbali au kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoevu Zaidi au watu walio bobea kwenye kazi, kusimamiwa kwanjia nzuri, kuna saidia kuondoa mzigo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu hata zaidi. Mimi hupenda kusimamia ili kuweza kuungana na watu na au kujifunza mambo nambayo ni mazuri na mambo muhimu ya kuwa kiongozi na ambaye ni kiongozi mzuri, kiongozi mchapakazi nambaye anatelekeza mambo yake kwa uzuri. Na kuweza kuongoza watu wengine ili kuweza kufanya kazi vizuri.

Naam, kitu nambacho mimi hufanya usiku kabla ya kulala, napendelea kupunguza shughuli za mwili na akili ili kujianda kwa usingizi mzuri na utulivu. Kwanza huwa naandika au kupitia mpango wa siku iliopita na kupanga mambo ya kufanya kesho au siku itakayofuata. Jambo linalonizaidia akili kuacha kufikiria mambo mengi wakati wa usingizi. Pia napenda kufanya shughuli tulivu kama kusoma kitabu au kusikiliza muziki mnyoofu kama vile country music au wa tulivu zaidi au misiki ingine na ambayo ni mitulivu. Hii huzaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hisia za utulivu. Pia napenda kuepuka matumizi ya vifaa vya kielektroniki kama simu au kompyuta angalau dakika 40 hadi madakika mawili au lisaa nzima ya kulala kwa sababu mwanga wa blue unaeza kuadhiri ubora wa usingizi. Pia napenda kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina au kutafuta kidogo kuhusu au wakati mwingine mimi huweza kutafakari kidogo kuhusu mambo mazuri ye yaliotokea siku hiyo Aswa mimi hupenda zaidi kuweza kujipumzisha kabla ya huweza kulala ili mwili wangu huweza kuwa kwenye hali nzuri na afya yangu iweza kuwa kwenye hali nzuri.

Naam kwa maisha ya sasa inaweza kuwa changamoto kuishi siku moja bila teknolojia Asa katika maisha ya sasa ambapo teknolojia imekua sehemu kubwa ya kila siku kutoka kuwasiliana kufanya kazi kupata habari hadi burudani teknolojia hutusaidia kutoa muda kuongesa ufanisi na ubunifu na kuunganishwa na watu duniani kote kuishi siku moja bila teknolojia pia kunaweza kuwa fursa nzuri ya kupumzika akili kuungana zaidi na watu walio kuzunguka uso kwa uso na kufanya shughuli za asili kama kusoma vitabu vya karatasi, utembea nje au kutafakari. Hii inaweza kusaidia kupungusa msongo wa mawazo unaotokana na matumizi ya teknolojia Hila kuhishi bila teknolojia kwa siku moja pia ni ngumu saidi Kwa sababu maisha ya sasa ya nahitaji teknolojia zaidi Ingawa ni vigumu kuhishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuwa changamoto Lakini pia ni jaribio la kupendeza la kujipumsisha na kujaribu Kweza kujaribu kutofautisha au maisha tofauti na ya teknolojia ila itakuwa gumu saidi.

Naam kwa mtazamo wangu ninahifadhi data yangu kwenye seva salama za kidigitali zinazotunzwa na huduma zinazohusiana na teknolojia ninayotumia. Seva hizi huwa na usalama wa hali ya juu ikiwa ni pamoja na usimbaji fiche au uthibitishaji wa watumiaji na mikakati mingine ya kulinda taarifa dhidi ya upotevu au uvunjivu wa usalama vile vile data hizi ni za matumizi ya huduma au hufuatilia kwa mujibu wa sheria na kanuni za faragha ili kuhakikisha kuwa taarifa binafsi hazitumiki vibaya. Hii inahakikisha usiri na usalama wa taarifa za mtu muhimu au tarifa zako na ambazo ni muhimu ambazo haustahili kuweza kuzionyeshana. Pia upande wa binafsi ni muhimu kuhifadhi data zako katika maeneo salama kama vile diski za nje, zilizo na usimbaji fiche, huduma za kuhifadhi wingu, zinazo tegemewa na watu wengi na kutumia nenosiri, imara, unaeza ukaeka nenosiri lako na ambalo ni la siri mtu asiweze kujua, unaeza ukachanganya nambari herufi kubwa kwa ndogo au kwa kutumia alama vile vile.

Naam, kwenye mji wangu wakuzaliwa ni mahali panapojazwa na historia tamaduni na hadithi nyingi za kipekee zinazopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Katika mji huu, kuna maeneo ya kihistoria kama masoko ya zamani yenye shughuli nyingi, yenye mwonekano mzuri na mandhari nzuri, makanisa au misikiti ya zamani, na mabustani za miti mingi zinazotoa kivuli na pumziko kwa wakaazi wake na kuweza kuleta hewa safi zaidi. Hadithi hadithi hii maarufu kuhusu mji wangu ni ile ya mwanamke jasiri aliyekuwa kiongozi wa jamii na enzi za zamani ambaye aliyesaidia kuleta amani wakati wa migogoro. Kijiji changu huwa ni kijiji na ambacho nakipenda zaidi na huwa kina mwonekano mzuri zaidi. Mji ule umeweza kukuwa kwa manufaa mengi na kuweza kuleta manufaa mengi kwa watu wanaoishi mle ndani.

Naamu, napenda mkate wa aina ya chapati kwa sababu ni laini na unaladha nzuri inayoweza huendana na vyakula mbali mbali kama vile maharagwe, nyama, viazi, pia huendana na mchele. Chapati ni mkate wa kukawaida sana katika tamaduni za Afrika mashariki na huandaliwa kwa unga wa ngano. Chapati hupikwa kwa kutumia mafuta madogo na kikaango. Pia kuna mkate mingine wa aina ya mandazi. Mimi hupendelea pia kwa ajili ya ladha yake tamu na hua ni kinywaji kizuri kwa kutumia kunyue chai. Pia mkate nambao ni wa Kings Mill ambao ni mkate sasa sahihi mimi vile vile huupenda kwa sababu ya latha yake nzuri na ni mkate laini kutofautisha na mkate mingine ya kununua pale dukani. Mkate wa king's meal huwa na latha tofauti na mikate mingine na ni mkate laini na mkate safi wakula.

Napendelea keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu yenye unyevunyevu mzuri na mara nyingi huwa na mwonekano wa kuvutia. Keki ya chokoleti hupendwa sana kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa ladha kidogo, kali kidogo na ya chokoleti na utamu Jambo linalofanya iwe chaguo la watu wengi katika sherehe na hafla mbalimbali Vilevile napenda keki za matunda kama vile keki ya embe au keki ya mnazi. Hii huwa ni keki ambazo zina ladha ya asili ya matunda na mara nyingi huwa na mwonekano mzuri na unyevunyevu au unyenyekevu unaovutia keki. Keki hizi ni hutoa ladha tofauti na zinafaa kwa watu wanaopenda vitu visivyo na uzito mwingi wa sukari au mafuta haswa unapokuwa na hafla ndogo kama siku ya kuzaliwa au unaeza vile vile ukanunua keki kwa kuweza kula we mwenyewe. Huwa ni nzuri ukiweza pata keki keki za matunda huwa nzuri zaidi na husaidia mwili kwa sababu hazina sukari nyingi.

Naam, napenda chakula cha haraka kwa hasa wakati nina shuguli nyingi au wakati inahitaji kitu rahisi na cha haraka kiliwe Chakula cha haraka kama pizza au chips huwa chaguo la kawaida kwa sababu ni rahisi kupatikana haraka kuandaliwa na kinapendeza kwa ladha Pia mara nyingi chakula cha haraka hutoa hisia za raha na burudani hasa unapokula na marafiki au familia Napendelea pia kuhakikisha chakula cha haraka kinakua na usawa mzuri wa lishe hivyo mara nyingi huangalia kama kina viungo vienye afya kama mboga au protini mzuri kupata chakula cha haraka chenye lishe bora ni njia nzuri na ambayo ninaifuatilia kwa umakini ili tuweze kueka afya yetu ikiwa bora na afya dhabiti.

Naam, napenda kuenda pwani sana kwa sababu ni mahali pa kupumzika kufurahia mandhari nzuri ya bahari na kupata hewa safi ya bahari Kwani hutoa nafasi ya kujiburudisha, kupitia shughuli mbalimbali kama kuogelea, kutembea kwenye mchanga laini, kucheza michezo ya maji au hata kukaa ukitazama mawimbi yanayopiga kando ya ufukweni. Pwani ni mahali pazuri pa kuungana na familia na marafiki kusherehekea matukio maalum au hata kutafakari utulivu pande za maji Vilevile mandhari ya asili upepo wa bahari na sauti ya mawimbi huleta hisia za amani na faraja ambayo ni vigumu kupata sehemu nyingine yoyote Mimi hupenda kutembea pwani ili kuweza kujiburudisha pale kuweza kupunguza msongo wa mawazo, kutuliza akili zangu kwa sababu unapotuliza akili vilevile unaweza kujenga afya yako ikawa thabiti zaidi.

Naam, kinywaji ninachopenda zaidi ni chai ya tangawizi ambayo ilio namaziwa. Kwa sababu kina ladha ya kipekee na hutoa hisia za utulivu na afya nzuri kwa mwili. Chai ya tangawizi huwa na mchanganyiko watangawizi safi ilio katwa au kunyunyuziwa sukari kidogo na mara nyingine kuongeza pia mdalasini au limau kwa kuongeza ladha na virutubishi vingi. Chai hii hasa wakati wa baridi au wakati unahitaji kupumzika bada ya shughuli nyingi za siku Tangawisi inasifa za kuimarisha kinga ya mwili, kusaidia mgegenyo wa chakula na kupunguza maumivu ya mwili. Jambo linalofanya chai hii kuwa chaguo bora la kinywaji kuwa afya ya binadamu na afya ya furaha. Chai ya tangawizi ni kinyuaji kinacho changanya ladha nzuri afya na utulivu na ndiyo ninacho kipenda zaidi kunywa kwa wakati tofauti au siku. Chai hii huwa nzuri zaidi haswa unapoichanganya na maziwa uweze kuipata au kuweza kuinyweya kwa mkate chai hiyo huwa chai ambayo ina manufaa mengi kwenye mwili na husaidia afya ya binadamu sana.

Naam, ninafurahia pia kufanya kazi na wengine kwa sababu huwa kuna mazungumzo mawazo usaidizi na motisha ambayo huleta nguvu na muendeleo kwa haraka kufanya kazi kwa timu kuna saidia kugawanya majukumu, kujifunza kutoka kwa wengine na kufanikisha malengo makubwa ambayo kwa mtu mmoja inaweza kuwa changamoto na kuwa magumu. Ushirikiano pia huongeza uhusiano mzuri na maelewano katika mazingira. Mimi hupenda kufanya kazi na wenzangu au wafanya kazi wenzangu au timu yangu ili kueza kuongeza ubora wetu. Napenda mchanganyiko wakufanya kazi na watu wenzangu ili tuweze kuzingatia undani na kazi na pia kueza kushirikiana na wengine kwa ajili ya usaidizi na mafanikio ya pamoja. Kwa muda wangu mingi mimi hupenda kufanya kazi tukiwa timu ili tuweza kusaidiana kwa mawazo mazungumzo na kwa vitu ambavyo hauwezi ukafanya pekee mkiwa timu mnaeza mkafanikisha kazi ili na kuifanya vizuri.

Naam, kila siku napenda kutumia zana mbalimbali za dijiti ambazo hunisaidia kuongeza ufanisi na ubora na kuniwezesha au kuwezesha mawasiliano bora, kwanza kabisa simu ya mkononi ni chombo muhimu kinacho tumika kwa kuwasiliana kupitia ujumbe, simu na mitandao ya kijamii. Pia hugusa matumizi ya programu kama barua pepe, kalenda za kidigitali na programu za kupanga kazi ambazo husaidia kupanga ratiba na kufuatilia majukumu ilikuweza kuyatekeleza vizuri. Mimi hutumia kompyuta au laptop wa kazi za kina zaidi kama kuandika ripoti, kuhariri faili na kufanya utafiti mtandaoni. Kompyuta hutoa mazingira mazuri ya kazi yenye nguvu zaidi ikilinganishwa na simu Zaidi ya hayo napendelea kutumia zanaa za mawasiliano kama vile Google au uweza kwa mikutano ya mtandao na programu za kuhifadhi au kushiriki faili kama Google Drive na Dropbox ambazo hurahisisha kazi za pamoja na kuhifadhi data kwa usalama vitu hivyo vya dijiti ndivyo mimi huweza kutumia zaidi ili kuweza kujiboresha na kuweza kuhakikisha kazi inaenda kwa umakini na imefika ikiwa salama na ni kazi nzuri inayopendeza.

Naam, zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupewa ni kitabu chenye maana na zawadi ya muda. Kilichotolewa na rafiki yangu wa karibu wakati nilipokuwa na changamoto fulani maishani. Kitabu hicho kilikuwa na hadithi za maisha na mafunzo ya kuwa na subira na umakini, matumaini na nguvu za kuendelea mbele hata wakati wa matatizo ambayo ni matatizo magumu. Kwa pamoja na kitabu, rafiki yangu alinikumbusha umuhimu wa kuwa na moyo wa kujifunza na kuwa moyo mgumu na kusubiri na kuishi kwa nia njema na kuwa mtu mtulivu, mtu mwenye amani na mtu mngonjefu. Zawadi hii ilikuwa ya kipekee sio kwa dhamani ya kifedha bali kwa maana na msaada wa kifalsafa. Iliyonifanikisha kuangalia maisha kwa mtazamo mzuri zaidi. Pia zawadi ya muda na usikilizaji wa kweli kutoka kwa rafiki yangu uliongeza dhamani zaidi kuliko kitu chochote kingine. Zawadi hiyo ilinifaa zaidi na kuweza kunipa motisha, na kuweza kunipa matumaini ya kuweza kuwa mtu mwenye subira, na mtu mwenye umakinifu na kutia bidii zaidi kwenye maisha yangu.

Naam, kwa wakati mwingine napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni eneo muhimu linaloathiri maisha ya kila mtu kwa njia mbali mbali Kuanzia huduma za jamii, uchumi, kazi na binadamu, hadi maendeleo ya taifa kwa ujumla mazungumzo ya siasa hutoa fursa ya kuelewa mitazamo tofauti ya watu, changamoto za serikali na jinsi raia wanavyoweza kushiriki katika kuboresha maisha yao na jamii kwa ujumla. Napenda pia mazungumzo ya siasa yafanyike kwa heshima, utulivu, uvumilivu na kuelewana ili kuepuka migogoro na kuboresha mawasiliano kati ya watu wenye mawazo tofauti, kujifunza kuhusu, historia ya siasa, mfumo wa serikali na sheria pia ni jambo linaloongeza ufahamu na kusaidia kufanya maamuzi sahihi kama raia. Wakati tunapoongelelea siasa au kuzungumzia siasa, tunapaswa tuwe watu wenye hekima, heshima, kuweza kudhaminiana, kuwasiliana kwa utulivu na upole, kuweza kuweka amani na kuweza kuweka kitu na ambacho, mnachokiongelelea kiwe kitu sahihi na muweze kuwa na makubaliana, pasije kuwa na vurugu aa migogoro, au pasije kuwa na watu watakaoumizana kwa kuweza kutofautiana maoni yao, waweze kupata vurugu. Wakati wa siasa tuweze kuaminiana na kuweza kupeana heshima inayostahili.

Naamu, mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na usalama wa tarifa na usimamisi wa miradi. Mafunzo haya yamenisaidia kuelewa jinsi ya kulinda tarifa muhimu za kampuni na wateja dhidi ya vitisho vya mtandao ambayo ni jambo la msingi sana katika zama za sasa za kidigitali. Kupitia mifumo hii, nimejifunza mbinu za kuzuia udukuzi kuhifathi data kwa usalama na jinsi ya kutua elimu kwa watumiaji, kuhusu usalama wa mtandao na kweza kujiepusha na vitisho vya mtandao. Mafunzo ya usimamizi na wa miradi yamenisaidia kuboresha uwezo wangu wa kupanga, ratiba na kusimamia kazi za timu kwa ufanizi na ubora. Imejifunza jinsi ya kueka malengo ya nayoweza kupimika na yasioweza kupimika kuyagawanya majukumu na kufuatilia maendeleo ili kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na ndani ya bajeti iliopangwa ili kueza kujiepushe na migogoro ya kasi nyingi au msongomano wa kazi nyingi Imejifunza mambo mingi na ya menisaidia saidi kuwa msimamizi bora na msimamizi nambaye anachapa kazi vizuri kwa ubora.

Naam uzoefu wa kazi ambao ulinifundisha zaidi ni ule wa kusimamia changamoto na kushugulikia msongo wa mawazo katika mazingira ya kazi shinikizo kubwa katika kazi yenye majukumu mengi na muda mdogo wa kukamilisha, nimejifunza jinsi ya kuweka kipaumbele cha shughuli kupanga ratiba kwa busara na makini na kutafuta suluhisho kwa haraka bila kupoteza utulivu au kupoteza muda mwingi. Hii imekuwa muhimu sana kwa kuimarisha, ufanizi na kuimarisha viwango vyangu na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ubora hata katika hali ngumu. Nimejifunza mengi kupitia kazi ambazo nimeweza kuzifanya vizuri na kuzirekebisha. Na nikapata uzoefu wa kufanya kazi na watu mbalimbali wenye tabia tofauti vile vile umenifundisha umuhimu wa mawasiliano ya wazi usikivu mzuri na kushirikiana kwa heshima kujifunza kuzingatia maoni na mitazamo tofauti kunasaidia kuondoa migogoro na kuimarisha uhusiano kazini Jambo ambalo hutoa mazingira mazuri ya kazi na kuleta mafanikio ya pamoja kwa kuweza kushirikiana vizuri na kusaidiana kunaleta ushirikiano wa pamoja na kuleta amani.

Naam, nimi napenda mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu mchezo huo ni maarufu zaidi duniani, unaochezwa na mamilioni ya watu duniani kote, unahusisha timu mbili kila moja ikiwa na wachezaji kumi na moja kila upande, Wakijaribu kufunga magoli kwa kuingiza mpira ndani ya lango la mpinzani kwa kutumia miguu yao na sehemu nyingine za mwili isipokuwa mikono tu Ila kwa anayelinda lango ndiye aliyeruhusiwa kuweza kushika mpira kutumia mikono pekeyake Mchezo mwingine ni michezo ya olimpiki ni sherehe kubwa za michezo zinazo fanyika kila miaka minne na zinazo jumuisha michezo mingi kutoka maeneo tofauti ya dunia. Hii ni sehemu kuu ya michezo ya kitaifa na kima taifa inayoleta au inayowaleta wariadha kutoka nchi zote duniani na kuweza kutangamana mahali pamoja kuweza kushindana kwa vitu mbali mbali au kuweza kushindania vikombe vikubwa.

Naam, njia ninaotumia ya usafiri kila siku ni teksi, ni gari linalotumika kusafirisha abiria moja kwa moja, kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa malipo, pia mimi hupenda zaidi kuweza kutumia teksi kwa sababu njia ya haraka na nitaeza kufika kazini mapema, au ni mahali na hitajika kwenye mkutano wa dharura, nitaeza kufika kwa wakati, sitaeza kupoteza muda mwingi barabarani au kama vile nigeweza kutendea kwa migu, nigeweza kupoteza muda mwingi barabarani kutumia teksi huwa kunazaidia zaidi kwa sababu utaeza uweka muda na hautaeza kuaribu muda iwapo mnamasungumzo ya dharura, iwapo ni mkutano wa dharura au unahitajika pale kazini haraka Utafika pale ukiwa mtu mwenye nguvu hautakuwa na uchofu mwingi kwa hivyo kusafiri kwa kutumia gari au teksi ndio njiya raisi na mbayo ni sahihi kueza kutumia ili kueza kuwasili na kufanya kazi zako kwa muda unaostahili.

Naam, kwa mtazamo wangu, mimi napendelea suruali kwa sababu zinafaa zaidi kwa matumizi mbalimbali na zinatoa urahisi mkubwa wa harakati na kustarehesha. Kwa maisha ya kila siku, suruali ni chaguo bora kwani zinaendana na aina nyingi za shughuli, kazi, shule, michezo au hata kwenda mitaani. Suruali zinamuundo unaoruhusu mtu kutembea kukimbia au kufanya shughuli nyingine bila vikwazo, vya kiungo au kuogopa, kuvunjika au kwa mavazi. Aitha suruali hupatikana kwa aina nyingi kama suruali za jeans, chinos na za kaki. Kwa kawaida za kazi na hata zile za michezo na kila aina inaongeza utofauti na mtindo tofauti wa mavazi Pia upande mwingine suruali pia zinaweza kuwa za aina rasmi na mzuri kwa mazingira ya kazi au mikutano huku zikitoa mwonekano wa kitaluma na wa kuaminika Mimi hupendelea zaidi kuvaa suruali kwa sababu ndiyo vazi na ambalo huvaliwa na watoto wakiume ila sketi huvaliwa na watoto wakike Suruali ndiyo nguo na ambayo mimi hupenda kuvaa zaidi kwa sababu ndiyo nguo inayo valiwa na watoto wakiume.

Naam, kwangu mimi napendelea mahali pa kimya zaidi kwa sababu kimya hotoa nafasi nzuri ya kutulia, kufikiria kwa undani na kujirekebisha kihisia. Mahali pakimya husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuwezesha mtu kuzingatia mambo muhimu kama kazi, masomo au hata kupumzika bila usumbuvu wowote. Kimya pia hutoa fursa ya kusikiliza sauti zako za ndani. Kufanya maamuzi bora na kupata utulivu wa akili Kwa upande mwingine mahali pa kelele mara nyingi huwa na nguvu na njaa ya burudani mazungumzo au sherehe kwa watu wanaopenda hali ya kusisimua mahali pa kelele ni furaha changamoto na huleta hisia za maisha Hata hivyo kelele nyingi zinaweza kuchosha, kusababisha usumbufu wa akili na kuathiri uwezo wa kufikiria. Kwa hivyo mimi, upenda au ingawa mahali pa kelele linaweza kuwa na burudani na shuguli nyingi na pendelea mahali pa kimya zaidi kwa ajili ya ustawi wa akili na faraja ya ndani. Vile vile mahali pakimya ni pahali pazuri, unaweza ukafanya mambo yako pale, kutuliza akilisako, uweza kupanga mipango yako bila kusumbuliwa. Mahali pakimya ndipo pahali mimi napendelea zaidi, kukaa pale ili, uweza kufanya mambo yangu au uweza kupanga mambo yangu kwa utulivu.

Nam Kwa mda wangu wa mapumziko mimi hupenda upendelea zaidi kuenda kucheza mchezo waubao mchezo wambao ni Chess Chase ni mchezo na mbao ni mzuri Zaidi wakueza kukufungua akili na kueza kukupa mtazamu wakueza kufikiria Zaidi Chase huwa inavmuonekano mgumu kwa watu wasiyojua kuicheza ila kwa walio na uzeovu wa kucheza mchezo ule huwa rahisi Chase ni mchezo na ambao utakufungua akili kueza kufikiria kwa muonekano wake mgumu Chase ni mchezo ambao ni mzuri saidi haswa wakati una msongo wa mawazo Wapaswa kuenda kucheza Chase ili kuweza kutuliza mawazo yako kuweza kufikiria kuhusu Chase na usahau mambo mengine ya nayo kukumba na Kutatuliza mawazo yako pale Chase ni mchezo ambao ni mzuri zaidi kwa watu wanaukumbwa na msongo wa mawazo.

Naam, mimi hupenda zaidi kuweza kucheza na watoto haswa wakati wangu wa mapumziko au wakati wa likizo. Mimi hujumuika na watoto kuweza kucheza michezo mbalimbali kama vile Hide and seek ambayo ni mchezo wa kujificha na kutafutana. Au mchezo wa mpira wa miguu ndio, mchezo ambao tunaupenda zaidi kuweza kujichangamua. Watoto ni watu ambao watakupa raha, watakupa mwonekano mzuri, watakupa ata, uweze kuwa na afya mzuri kwa sababu ya vichekesho. Watoto ni watu ambao hawatakupa msongo wa mawazo, hawatakupa stress. Watoto ni watu ambao wataweka mwili wako kuwa fresh na kuweka akili zako ziweze kufanya kazi vizuri, kukuondolea msongo wa mawazo Mimi hupenda sana kucheza na watoto kwa kujiburudisha, kwa kuweza kuwaonyesha jinsi watakavyokuwa wakicheza vizuri, bKwa kuweza kuwapa heshima, kwa kuwarekebisha wanapokosea na kuweza kuwa kuwaelekeza kwa njia nzuri, Pia wao wawe, watu wazuri kwenye maisha haya na kwenye jamii. Mimi hupenda zaidi kucheza na watoto kwa sababu ni watu ambao ni wazuri na watakupa vichekesho na utulivu wa akili. Vilevile utulivu wa moyo na mwili.

Naamu mimi hupenda kufanya sana kazi nyumbani haswa kazi ambazo ni muhimu kama vile kulisha ng'ombe kuwachunia majani kuweza kuwapa chakula ambacho kina watosha kama ni ng'ombe wa maziwa vile vile ngo'mbe hawa wengine ambao ni ngo'mbe wanyama, ngo'mbe ambao kupelekwa malishoni, iwapo ni msituni au kwenye vitu kwenye mashamba ambayo mumeweza kuatengea ili kuweza kupanda nyasi, mimi huwapeleka kule kuweza kuwachunga au kuwapeleka malishoni kuweza kuangalia. Kazi za nyumbani huwa muhimu zaidi. Haswa wakati wa likizo au wakati wako mpumziko. Unaweza ukafanya kazi zile za nyumbani ili usiweze kukaa ukiwa huna kazi ya kufanya. Mimi napenda zaidi kufanya kazi za nyumbani kwa sababu ndizo kazi zangu na ambazo zinanipa faida. Kama ni ngo'mbe kama hao wa maziwa wananipa maziwa na vile vile ukiwa uza pia ni faida. Ngo'mbe hao wanyama pia ni faida kuwa uza wanapesa nyingi. Vile vile kuna wanyama wengine kama vile mbuzi, kondoo na hata ndege kama kuku nimeweza kuwafuga pale. Hizo zote ni kazi za nyumbani na ambazo mimi hupenda kuzifanya ili kuweza kujikimu kimaisha na kujinua kimaisha na kujiendeleza ili niishi maisha bora.

Naam, mimi hupenda zaidi kufuata matukio ya kimataifa haswa kwenye mitandao ya kijamii au kwenye programu na mbaso ni kama vile YouTube, Facebook na Google vile vile mimi huenda kuweza kusarch matukio ili kuweza kujua inchi au mataifa ya kovipi vile vile kupitia mifireji ya tv kama vile cnn aljasera na bbc kuweza kuleta matukio ya kimataifa kwa undani na kwa urefu kuweza kujua inchi au dunia zinaendelea vipi Mimi hupenda zaidi kuweza kufuata matukio ya kimataifa ili kuweza kuongeza ujusi wangu na kujua inchi zingine zina vioendelea kuweza kujua inchi zingine vina zinavyo kuwa, kuweza kujua uchumi wa inchi zingine unavyo, endelea ili tuweze pia nasi kukuza uchumi wa inchi yetu kufuata matukio ya kima taifa husaidia saidi kuweza kujikuza na kuweza kupanua akili na kuweza kujua mambo mengi ya nayoendelea katika hii dunia ya sasa.

Naam mimi hupenda kumfuga mbwa kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye ana manufaa mengi kwa kuweza kulinda boma kulinda wanyama wako na hata kukulinda pia wewe mbwa ndiye mnyama ambaye ni mzuri kwa kuweza kumulinda pale nyumbani kwa sababu atakusaidia kwa kuweza kulinda boma usiku ama unapoenda kazini mbwa ni mnyama utakayemuacha pale nyumbani ataweza kuchunga boma Hakuna mtu atakaye ingia pale akiona kuna mbwa mkali mtu hawezi ingia pale Kwa hivo mimi humpenda kumfuga mbwa zaidi kwa sababu huwa na usaidizi mwingi sana.

Naam kwenye maisha yangu tukio muhimu zaidi ni katika maisha yangu ni lile lililoniwezesha kuelewa thamani ya mawasiliano na msaada wa wengine Hapo niligundua kuwa hata kama unahitaji ama unajitahidi zaidi au sana kwa nguvu zako zote Mara nyingine unahitaji kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo yako Tukio hili lilikuwa wakati nilipopata changamoto kubwa ambayo sikuweza kutatua peke yangu au singeweza kuitatua peke yangu Lakini kwa msaada wa marafiki na familia niliweza kuvuka vizingiti hivyo na kufikia mafanikio nilioyahitaji Nilijifunza kuwa maisha ni mfululizo wa changamoto na mafanikio na kuwa na watu wa kuamini na kusaidia ni kunzo muhimu ya mafanikio ya kweli Tukio hili lilinifunza pia umuhimu wa kuwa na subra uvumilivu na kuwa tayari kuuliza msaada wakati unahitaji na kuweza kuwathamini watu wanaokusaidia na kuweza kuwaheshimu na kuweza kuwapa heshima wanayostahili kwa kuwa ni watu wa maana.

Naam stadi muhimu sana kwa kazi yangu ni uwezo wa kuelewa na kutoa majibu yenye maana na yenye msaada kwa haraka. Kwani kazi yangu ni kusaidia watu kupata taarifa, kuelewa mambo magumu na kutatua matatizo ya kupitia mazungumzo Hapa kuna stadi nyingine muhimu zaidi vilevile, huweza kusaidia mtu kuweza kuwa na uwezo wa kujifunza na kubadilika, haraka. Dunia hubadilika kwa wakati na ili kutoa msaada bora ni muhimu kuelewa mambo mapya, teknolojia mpya na muktadha wa kila wakati. Ni muhimu kuweza kusaidia watu kuweza kuelewa mambo haya na kuweza kuwafunza mambo mapya Vilevile uwezo wa mawasiliano ya kina ni lazima niweze kueleza mambo magumu kwa lugha rahisi na kueleweka na pia kusikiliza kwa makini maswali na mahitaji ya mtu anayeuliza au anayehitaji usaidizi kwa kuwa ni vizuri kuweza kumakinika mtu anapotoa ushauri wake au anapotoa maoni wake kwa kumsikiliza kwa kina na kuweza kumwelewa na kumsaidia.

Naam. Kwa kawaida nalala kati ya masaa saba hadi nane usiku, na kwa kweli napenda kutoa umuhimu mkubwa kwa usingizi mzuri kwa sababu ni msingi wa afya njema na utendaji bora wa mwili na akili usingizi mzuri husaidia kurejesha nguvu nilizotumia siku nzima kunisaidia kuwa makini zaidi kuboresha kumbu kumbu na pia kuimarisha mfumo wa kinga wa mwili wangu Pia ninahitaji au ninajitahidi zaidi kuweka ratiba ya kulala ambayo inaniruhusu kupata usingizi wa kutosha bila kukatazwa Kwani kulala kidogo sana kuna punguza uwezo wangu wa kufanya kazi vizuri na kunifanya nihisi uchovu au kuwa na dhiki za mawazo unapolala kwa muda unaostahili haswa muda wa masaa saba au nane huwa kunasaidia zaidi mwili wako na kuweza vile vile kukuza afya yako na kuweza kukuimarisha kwa viwango vyako vya kazi kwa sababu hutakuwa na uchovu mwingi. Mimi hupenda zaidi kulala kwa masaa saba au nane Iwapo nimechelewa kulala mimi hulala kwa masaa sita. Kwa hivyo mimi hupenda zaidi kulala kwa masaa hayo na ambayo ni masaa sawa na masaa ambayo yataweza kujenga afya yangu na hayata niadhiri afya yangu.

Naam, ningependa kurudi ujiana kwa sababu ni kipindi cha maisha kilichoa kilichojaja nguvu, matumaini na ndoto nyingi Ujana ni wakati wa kujifunza mambo mapya, kugundua uwezo wangu na kuanzisha ndoto ambazo zinaweza kutelekezwa baadae kurudi ujana kungeweza kunipa fursa ya kurekebisha makosa ya zamani, kuchukua maamuzi bora zaidi na kufurahia uhuru wa kuwa mchanga bila mzigo mkubwa wa matatizo ya maisha ya watu wazima Kipindi cha ujana kina msisimko wa kipekee na furaha ya kujaribu mambo mapya ila pia ningependa kuweza kurudi ujiana kwa sababu nilikuwa nikifanya vitu na ambavyo vilikuwa vizuri kama vile michezo na ambayo ilikuwa mizuri Ujana wangu nilieza kutumia vizuri na kuweza kuwa mtu nambaye alikuwa mwenyehekima Kwa hivyo kwa sasa kama ingewezekana ningependa kurudi ujana wangu sana ili niweze kuendeleza mambo nileo kuwa nikiafanya.

Naam mimi husaidia jamii yangu kwa kuweza kushirikiana nao Kwa vitu mbalimbali kama vile kwa kuweza kuleta maendeleo Kwa kuwa na mawasiliano nambayo ni mawasiliano mazuri vile vile kwa kuweza kudumisha afya mazingira bora na kuleta mambo na ambayo ni mazuri kuweza kusaidia jamii ili tuweze kuwa na muonekano mzuri vile vile kwa kuweza kuleta maendeleo na ambayo ni maendeleo mazuri Kwa ku kwa kusaidiana kima wazo kukuzana kimaisha na kusaidiana haswa kifedha jamii yangu huwa ninaisaidia kwa mambo mbali mbali kwa misaada wanayohitaji na vile vile Kwa kuweza kuwasaidia kupata kama ni elimu bora na kuweza kupata afya bora na kuweza kupata vitu na ambafio ni fia dhamani kwenye maisha Mimi hupenda kusaidia jamii yangu ili tukae maisha mazuri na waeze kufurahia maisha yao wa utulivu bila uwasiwasi wowote.

Naam mimi hupenda kuendesha baisikeli mara nyingi hasua wakati wangu wa mapumziko au wakati walikizo kuendesha baisikeli kunaeza kuongesa umaruufu wa uendeshaji na kujieka kuwa na mwili nambao ni mzuri kuweza kulegeza misuli hasua misuli ya miguu na vile vile ni mazoezi masuri nambayo yataeza kueka afya yako Ikae kwenye njia mzuri afya yako iwe dhabiti Pia uendesha jibaiskeli husaidia sana aswa wakati wabaridi, unapoendesha baiskeli, unaeza ukapata joto na kuweza kujituliza vizuri Aswa wakati, vile vile wakati wa msongo wa mawazo, unapoendesha baiskeli, unaeza kuwa utapata utulivu, utapigwa na hewanzuri, upepo muanana na uweze kusaha umamboyote nambayo ulikuwa kia kumbuka uende shaji biskeli ni napenda zaidi kwa sababu vile vile ni masoezi na vayoni masoezi muhimu kwa mwili wa binadamu.

Naam, katika maisha yangu mtu aliyenifundisha jambo muhimu zaidi na jambo la kunifaa, jambo la kunisaidia kwenye maisha na kunieza kunielekeza kwenye maisha ni mzazi wangu. Mzazi wangu ndiye mtu aliyenifunza kuwa mtu mwenye hekima, kuwa mtu na ambaye anahekima, kuwa mtu mtulivu, kuwa mtu mkakamavu na kuwa mtu mwenye subira. Kwenye haya maisha ya sasa, maisha na ambayo yanachangamoto, maisha magumu. Mzazi wangu alinifunza kuwa mtu mwenye nidhamu na kuwa mtu anayeheshimu wakubwa wake kwa wadogo hadi wa sasa mimi ninafuata maelekezo ya mzazi wangu kwa sababu aliweza kunikuza kwa njia bora Akanielekeza kwa njia nzuri na ambayo hadi wa sasa inanisaidia kwa kuweza kutangamana na watu na ambao ni watu wapya kwenye maisha yangu na tunaweza kuzungumza na kuwasiliana kwa njia nzuri kwa heshima na kuweza kusaidiana kwa mawasiliano na ambayo ni mawasiliano muhimu ya kusaidia mtu katika maisha na vile vile kusaidia watu na ambao wanakumbwa na changamoto haswa za afya ama ukosefu wa vyakula bora au lishe bora.

Naam, programu ya simu ambayo hutumika kila siku ni Whatsapp ama ile ya Facebook. Programu hizo hutumika sana sana kwa kuweza kutuma jumbe. Haswa upande wa Facebook hutumika zaidi kwa watu wanao pitia mitandao ile kuweza kujua ni mambogani mapya ya nayo endelea ama kuweza kuangalia. Filamu nambazo ni za vichekesho pale kwenye Facebook Kuna filamu nyingi za vichekesho au wengine huingia programu aina za Facebook Hili kuweza kuchangamana na rafiki zao pale kuweza kujuana na marafiki wapya na kutengeneza hao marafiki wapya pale kwenye mtandao wa Facebook Programu ingine ni WhatsApp ambayo hutumika vizuri kwa kuweza kutuma jumbe kuweza kuwasiliana na familia au Hata jamii yako unaweza ukawasiliana nayo vizuri kwa kutumia Whatsapp Programu hizo hutumika mara nyingi kwa siku.

Naam, harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato yenye, harufu na ambayo ni ya kuvutia harufu, unaa ukijipaka manukato yale, unakuwa, una nukia vizuri Unaeza ukafutia watu wazuri, na vile vile watu watakuona ukiwa na muonekano mzuri.Vile vile kuna harufu aina nyingi, harufu za maua na ambayo hunukia vizuri, hufanya bustani kunuka vizuri.Pale penye bustani na ambayo ina maua yananuka vizuri utapata, kuna nyuki wengi, kuna ndege wengi pale ili kwesa kufionza utamu ule wa yale maua maua na ambayo yananuka vizuri ni maua na ambayo mimi huyapenda saidi. Na manukato na ambayo yananuka vizuri mimi hupenda zaidi kuweza kuyatumia aa au mtu mwingine anapoyatumia Mimi hu husikia na kuweza kujituliza kwa harufu iyo na kusikia ikinuka vizuri na mtu yule anakuwa anamwonekano mzuri na harufu mzuri.

Naam, kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha vyumba vya bafuni au choo sababu ni kwamba mara nyingi huwa na harufu isiyopendeza sehemu huwa na unyevu unyevu wa maji na mara nyingine hua ngumu kufikia sehemu zote za kusafisha kwa usafi wa kutosha. Pia mara nyingine ni kazi inayochukua muda mwingi na inahitaji bidii kubwa ili kuhakikisha kila kona inakua safi na inapendeza na inakuwa na mwonekano mzuri na harufu ile inaeza kutoka, chumba kile kinaeza kutoka harufu na mbioni, harufu maridadi na harufu ya kuvutia.

Naam, nimewaifikiria kuanzisha biashara yangu binafsi ilikuweza kujiboresha kimaisha na vile vile kujikuza na kukuza familia yangu. Biashara inaweza kuwa njia nzuri ya kujitegemea kuongeza kipato kwenye maisha na kufanikisha malengo binafsi unayoyahitaji. Pia inatoa uhuru wa kupanga ratiba na kufanya kazi kwa njia inayopendeza au njia unayoitaka wewe mwenyewe. Kujitegemea kwenye kazi ni kuzuri saidi kwa sababu unapotegemea kuajiriwa hua unaeza ukapata wa simamizi wengine wanamadharau na wanamaongeo na ambayo ni ya kuudhi na kuvunja moyo kuanzisha biashara yako ni nzuri saidi kwa sababu unajitegemea na unapanga mda wako wakazi vile nambavyo wewe unataka vile vile kama ningekua na biashara ningependa kuanzisha kitu kinachohusiana na huduma za mtandaoni au teknolojia kwa sababu inakuezesha kufikia wateja wengi kwa urahisi na pia ni sekta yenye ukuaji mkubwa zaidi. Ningependa kuanzisha biashara zangu za mtandaoni ili kueza ata kupata mazao mazuri na kuweza kupata manufaa mazuri na kupata watu na ambao wana uzoevu wa biashara za mtandaoni waeze kunielekeza vizuri.

Naam tabia ninayoipenda kwa watu wengine ni uaminifu na kuweza kuwa na mawasiliano mazuri, kuweza kusaidia jamii. Vile vile ni muhimu sana mtu awe mwaminifu kwa wengine na kwa nafasi yake kwa sababu hujenga imani, imani thabiti, hufanya mahusiano kuwa thabiti na huleta heshima na ambayo ni heshima inayostahili. Watu wenye uaminifu huleta mazingira ya kuaminiana ambayo ni msingi wa kila aina ya mahusiano ya kazi, familia au urafiki. Pia napenda watu wawe na huruma na kuwajali wengine hata kama vyeo vyao ni vya juu zaidi kuwa na heshima kwa watu walio vyeo vya chini, ni vizuri kumheshimu mtu kulingana na mahali alipo. Maana hiyo huonyesha upendo na utunzaji ambao unasaidia kuleta mshikamano na amani katika ya watu wanaoishi mahali pamoja au kufanya kazi kwenye kampuni moja.

Kuhusu uwasilisho na jihisi mchanga nyiko kidogo ikiwa ni kwa mara ya kwanza huwa na wasiwasi na hata hofu kiasi Lakini pia kuna hamu ya kuonyesha kile ni mejifunza au kuwasilisha kwa ufasaha na ubunifu uwasilisho ni changamoto nzuri kwa sababu zinahitaji kujiandaa vizuri na kuwa makini kuelewa muda kwa kina na pia kuwasilisha kwa ujasiri na mbele ya watu kuwa mtu jasiri na mtu mwenye busara Lakini pindi unapozoea na kufanya mazoeezi uwasilisho huweza kuwa njia bora ya kuonyesha ujuzi wako, kushirikiana mawazo na wenzako na kupata maoni yenye manufaa na wenzako, Pia hutoa nafasi ya kujenga uwezo wa kuzungumza hadharani na kuimarisha uhusiano na wa sikilizaji na vile vile unaweza ukaleta umoja na kuweza kuwa kitu kimoja kwa kuweza kupitisha mawasiliano na ambayo ni mazuri.

Naam utaratibu wangu wa jioni huwa na mambo kadhaa ni na yo yafanya ili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri, usingizi mwanana Kwanza mara nyingi natoa muda kidogo kwa kujitafakari au kutafakari kuhusu mambo ya siku iliopita siku iliyokuwa siku ndefu, siku nambayo i ile ilikuwa siku ya mafanikio changamoto na mambo ya kuboresha kesho Hii huniwezesha kuwa na amani ya akili na utulivu Ninapendelea kufanya shughuli nyepesi kama kusoma kitabu, kuangalia programu au filamu zinazovutia au filamu nambazo ni za vichekesho au kusikiliza msiki wakupendesa ili kupungusa msongo wa mawazo Mara nyingine pia huwa na masoezi ya kutafakari kama yoga au kupumzika kwa kina Hasaa ikiwa siku ilikuwa yenye, shughuli nyingi mimi hupenda kupumzika zaidi, ili kuweza kutuliza mwili wangu na kuweza kutuliza fikra kwa kupata mapumziko mazuri, nikisikiliza nyimbo haswa za country music na ambazo ni nyimbo tulivu na nyimbo nzuri.

Kwenye maisha yangu, ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ule unaohusiana na mawasiliano ya kisasa na uongozi. Kujifunza jinzi ya kuwasiliana kwa ufanisi, hasa katika mazingira ya kikazi au ya kijamii au mazingira ambayo yanahusiana na nchi kunawezesha au kunaweza kunisaidia sana kuimarisha mahusiano, kushirikiana kwa ushirikino au ushirikiano mzuri na kushinda changamoto zinazojitokeza. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kusimamia miradi kwa teknolojia ya kisasa kuna kama vile kutumia zana za kidigitali za kupanga au kufuatilia miradi Hii itanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kwa makini zaidi na kufanikisha malengo kwa muda unaostahili au kwa muda mfupi vile vile ningependa zaidi kuweza kujua mambo mengi zaidi kupitia teknolojia na kuweza kujifunza na vilevile kufunza wengine kupitia teknolojia.

Naam kwenye maisha ningependa kujaribu teknolojia mpya teknolojia mpya hunipa hamasa kwa sababu mara nyingi huleta njia rahisi na bora za kufanya mambo Iwe ni kazini au katika kujifunza au hata katika maisha ya kila siku kujaribu hunisaidia kubaki nikiwa na maarifa ya kisasa kuboresha ufanisi na mbinu na wakati mwingine kugundua fursa mpya ambaso sikuzitarajia Pia napenda kuona jinsi teknolojia inavyoweza kutatua matatizo ya kawaida kama kuokoa muda kuboresha mawasiliano na watu wenzangu au familia au wafanyakazi wenzangu kurahisisha kazi ngumu ingawa wakati mwingine teknolojia mpya inaweza kuwa changamoto kuzoea Inachukulia hilo kama nafasi ya kujifunza na kujikuza kimaisha Mimi hupenda zaidi kuweza kujifunza teknolojia mpya ili niweze kuongeza ubunifu wangu na kujua namna teknolojia mpya inavyofanya kazi.

Naam, napendelea zaidi viatu vya michezo aina ya sports. Ni kwa sababu ni vya kustarehesha, rahisi kuvaliwa kwa shuguli nyingi, na vinaendana na mavazi ya kawaida au hata ya kazi isiyo rasmi Pia ni vizuri kwa kutembea umbali mrefu bila kuchoka miguu kwa sababu ni viatu vyepesi Lakini kwa hafla rasmi napenda viatu vya ngozi kwa sababu vinaongeza nadhifu na heshima kwenye muonekano Ila kwenye mambo yangu ya hapa na pale mimi hupendelea viatu ambavyo ni vya sports kwa sababu ni viatu vyepesi na viatu ambavyo havitakuchokesha unapotembea. Iwapo unatembea kwa muda mrefu au unafanya mazoezi viatu vya sports ndiyo viatu vizuri vya kuweza kufanya mambo yako ya hapa na pale.

Naam, napenda zaidi kutasama micheso hasaa mpira wa miguu. Kutasama hunipa burudani kubwa msisi mko na kunipea nafasi ya kufurahia ushindani bila shinikizo la kimwili. Pia napenda kufuatilia timu au wachezaji fulani na kujadili mechi na wengine jambo ninaloongesa furaha. Hata hivyo kucheza michezo ni nakon kuna raha yake kwa sababu unaeza ukaongeza viwango viyako vya uchesaji au hasa kwa ajili ya afya na kupungusa mzongo wa mawazo, kupungusa uzito wa muili na kueka afya yako ikiwa dhabiti. Lakini sii mara nyingi kama kutazama Napenda zaidi kutazama kuliko kucheza.

Naam, napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu hasa yale yanayo ongeza, ukaribu na furaha. Mara nyingi napenda kukutana na kuzungumza, kushirikiana mawazo, vicheko na uzoefu wa maisha. Pia tunapenda kutazama michezo au filamu, hasa mechi muhimu au filamu za kuvutia kwa sababu huleta burudani ya pamoja. Vile vile napenda kuweza kujumuika na marafiki zangu ili tuweze kucheza na kujifuraisha pamoja Wakati mwingine napenda kutembea au kwenda sehemu za burudani tukiandamana na marafiki zangu kama bustani au maeneo ya wazi ili kupumzika na kubadilisha mazingira, kubadilisha hali ya hewa Pia kufanya shuguli ndogo za pamoja kushirikiana kama kula nje au kushiriki michezo fulani kufanya urafiki uwe imara zaidi na kuweza kukuzana na kuweza kuelewana kwa undani zaidi.

Naamu ningependa kutembea parisu faranza ni mji unaujulikana kwa historia ya kendefu majengo ya kuvutia na mambo mengi na ambayo ni mazuri Pia ningependa kutembea mitaani ni kifurahia, mandhari, chakula cha kifaranza na makumbusho marufu kama vile ya kitamaduni Zaidi ya hilo, Paris ina mazingira ya kimahaba na utulivu unavutia sana. Jambo linalofanya iwe sehemu nzuri ya kupata usoevu mpia wa kumbukumbu za kipekee. Vile vile nikependa kueza kujifunza lugha yao ya kifaranza kwa sababu ni lugha inayo tumika zaidi na nchi nyingi barani Afrika.

Naam, napenda kuangalia nyota zaidi. Kuna utulivu wa kipekee, unaokuja, unapoinua, macho angani, usiku na kuona nyota zikimetameta. Zingine huwa juu zaidi, zingine huwa nyota angavu, zingine huwa zina rangi ya kupendesa na rangi tulivu. Unifanya nijisikie mtulivu na kunikumbusha ukubwa wa dunia na maisha kwa ujumla. Pia ni wakati mzuri wa kutafakari kupunguza mawazo na kufurahia ukimya wa usiku Haswa wakati kuna giza jingi ndiyo nyota hutokeza kwa wingi Unaeza ukaona umaridadi wa nyota zile na uweze kuona umbali wa nyota zile kutoka kwa dunia.

Naam, ili kumaliza kazi kwa wakati, mimi hufuata utaratibu ulio wazi na wenye nidhamu, kwanza kabisa mimi hugawa kazi katika hatua ndogo ili sisiwe nzito au kazi za kuogopesha au kazi za kuchosha. Hii hunisaidia kuanza mapema na kuona maendeleo hatua kwa hatua. Vile vile mimi huweka vipaumbele kwa kutambua kazi muhimu na za dharura kisha huzifanya kwanza pia hutengeneza ratiba au orotha ya kazi ya kila siku ili ni nieze kujitahidi zaidi kuifuata kadri inavyo wezekana. Vile vile hupunguza usumbuvu kama kutumia simu bila sababu au kufanya mambo mengi ya mtandao, mimi hukatiza mambo hayo ili kuweza kuendeleza kazi ile vizuri na ili kuimaliza kwa wakati unaostahili.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza mara nyingi kuitumia kuandika nyaraka na ripoti kufanya utafiti mtandaoni na kujifunza ujuzi mpia kupitia kozi au makala Pia ni kifaa muhimu kwa kupanga kazi na vile vile kueza kufanya kazi kuhifathi tarifa na kuwasiliana kwa barua pepe au mikutano ya mtandaoni mbali na hilo mimi huitumia kwa burudani kama kuangalia filamu, kusikiliza mziki au kusoma habari kwa ujumla. Kompyuta hunisaidia kuwa na ufanisi zaidi na kupata taarifa kwa urahisi. Kompiuta mimi huipenda zaidi kwa sababu inaleta tarifa za haraka na hua inafanya kazi kwa haraka na nikitu na ambacho ni kizuri zaidi.

Naam, msimu ninaopenda zaidi ni majira ya baridi, bali si baridi kali sana. Wakati hali ya hewa ni ya wastani si joto kali wala baridi kupita kiasi, msimu huo hunifanya nijisikie mtu huru, kufanya shuguli zangu kwa utulivu, mbali mbali kama kutembea, kufanya kazi haswa kazi ngumu kama kazi za shamba, kufanya kazi kwa utulivu na kulala vizuri usiku. Pia napenda kipindi ambacho kuna upepo mwanana na mvua kidogo kwa sababu mazingira yanakua ya kijani na hewa inakua safi zaidi. Hali hii huleta utulivu na hamasa nzuri ya kuendelea na shuguli za kila siku nakuweza kufanya kazi vizuri bila uchovu na jua halikui lingi. Wakati wa mvua kidogo humaliza ata vumbi, wakati huo huwa hewa inakuwa safi zaidi na unaeza ukafanya kazi yako vizuri bila uchovu mwingi.

Naam, napenda kukulima bustani ni shughuli inayo Pumzisha sana na hunipa, furaha, kuona, mimea ikikua, hatua kwa hatua na kuweza kuna wiri vizuri Kulima hunifanya ni jisikia karibu na mazingira mazuri, mazingira yenye, mandhari na ambayo ni ya kufurahisha upunguza mzongo wa mawazo na hunifundisha uvumilifu Pia ninjia nzuri ya kupata mboga au maua, vile vile Jambo linaloongeza kuridhisha au kuridhika na afya kufanya kazi kufanya kazi kwa bustani, jioni au asubuhi hunipa, utulivu na wakunipa, mda wa kutafakari Pia bustani hilo ukeza kupanda maua mazuri, unaweze ukayauza kwa bei nzuri, unaweze hata ukayasafirisha nje ya nchi, huwa inafaida nyingi kupanda bustani.

Naam napenda chakula kitamu hasua chakula chenye kimeenza kuandaliwa kwanjia nzuri kama vile mchele kwa chapati huwa ni chakula nambacho ni kitamu unapopata mchele na kitoyo kizuri na vile vile kuongeza chapati huwa ni chakula nambacho ni kitamu zaidi na chakula kinachovutia mchele kwa nyama vile vile fiyazi na chapati huwa ni vyakula nambavyo ni vitamu unapochanganya au unapokula zote kwa pamoja ni vyakula nambavyo ni vitamu zaidi na huleta afia nzuri na kuweza kuridhisha mtu na kupata utulivu uliotaka vyakula hivyo huwa ni vizuri sana na ninapenda kula vyakula vya ainia iyo kwa sababu ni vyakula vitamu na vina afia nzuri kwenye mwile.

Naam kutoka dirishani mwangu kuna mambo tofauti na ambayo unaeza kuona manthari ya mji mzuri wenye mchanganyiko wa majengo na miti Kuna miti ya kijani inayochangia utulivu na hutoa kivuli kizuri hewa safi wakati wa jua kali Pia kuna sehemu za bustani ndogo zinazovutia ambapo watu hupumzika na watoto hucheza pale kwa kuweza kujifurahisha Kwa upande mwingine kuna magari na watu wanaopitia Jambo linaloleta harakati na nguvu za mji Unaowshi maisha mazuri hali ya hewa mara nyingi huwa ya kawaida na mara nyingine upepo mwanana hupuliza ukileta baridi kidogo Manthari haya kutoka dirishani huwezesha kuwa na mtazamo mpana na maisha mazuri mchanganyiko wa utulivu na shughuli za kila siku Maana watu hupitana pale kama siafu watu wengi unaeza ukawaonea pale Manake pale ni pahali pazuri pa kuweza kutazama mji wako na kuweza kuona manthari na ambayo au kuona mambo yanayoendelea kule chini au kule nje.

Naam, napendelea mfumo wa simu aina ya Android. Sababu kubwa ni kwamba Android inatoa uhuru mkubwa wa kubinafsisha simu kulingana na mahitaji yangu. Kama, kubadilisha muonekano, kutumia programu mbalimbali bila vizuizi na upatikanaji wa simu kwa bei tofauti kulingana na bajeti Pia, Android ina maktaba kubwa ya programu na mara nyingi hupata sasisho na vipengele vipya haraka Mfumo huu pia unaendana vizuri na vifaa vingine kama kompyuta, na vifaa vya nyumbani kwa urahisi. Android ndio mfumo mzuri, na ndio mfumo ambao watu wengi hutumia mfumo wa simu hizo. Kwa sababu ndizo nyingi zaidi humu nchini na hata kote duniani.

Naam, kwa wakati wangu wa mapumziko au muda wangu wa likizo mimi hupenda zaidi kuweza kucheza michezo ya video kwa sababu huleta raha huleta utulivu na muonekano mzuri haswa video za magari au video za mchezo wa mipira Mimi hupenda kucheza zaidi kwa sababu huweza kunituliza vizuri na kunipea muonekano mzuri furaha na kuweza kunituliza kwa kuniondolea msongo wa mawazo au kuniondolea uchovu kama nikicheza mchezo wa mipira wa miguu pale kwenye video mimi hupenda zaidi kwa sababu Unacheza kwa kutumia machine na wewe mnalinganisha uwezo wenyu wa uchezaji pale Mimi hupendelea zaidi kucheza michezo ya video kwa sababu ni raha na vilevile inatuliza mtu na kuweza kumpa mtu muonekano mzuri na wa kuweza kusahao mambo yaliyokusonga au msongo wa mawazo unaweza ukakuondokea na kuweza kubaki mtu na ambaye mtulivu, mtu aliye na raha na mtu na ambaye ana umakinifu kuweza kuanza kazi yake upya.

Kwangu mimi napenda kuwa mahali na mbapo ni mahali patulivu, mahali na ambapo ni pasafi, mazingira ya pale yawe masafi, masingira na mbayo nyasi ya pale iwe ya kijani zaidi na masingira na mbayo ya nahewa safi mazingira nambayo mandhari yake ni nzuri na muonekano wake ni mzuri na pale pawe na utulivu wa asili ili nieze kutulia pale vizuri bila kusumbulio na mtu yeyote mahali pale ndipo mahali nambapo ningependa nieze kuwa ili kuweza kujituliza pale na kutulia kwa kuweza kusikiza mziki nambao ni kama vile mziki ya country music nambao ni mziki mzuri ya kuweza kusikiza wakati unataka kutulia.

La mimi sivai vipuli kwa sababu vipuli si tamaduni yetu kwa sababu tamaduni yetu sisi haturuhusiwi kuweza kuvaa vipuli ila kuna jamii na ambazo huvaa vipuli kwenye mikono kiuno miguu hata kwenye shingo huwa ni mapambo yao na ni mavazi yao ya ku weza kudumisha utamaduni wao kwa njia inayo stahili na kuweza kukuza ila kwangu mimi au kwenye jamii yetu sisi hatuvai vipuli Kwa sababu vipuli huvaliwa na wasichana ama kwa wenye tamaduni zingine Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa vipuli kwa sababu si tamaduni zetu kuvaa vipuli.

Naam, njia ninazotumia ili kuwakaribisha wafanya kazi wapya, ni kuweza kuwaelekeza, kuweza kuwasiliana nao kwa njia inayostahili, kuwaonyesha heshima, kuwaonyesha kazi inavyoendelea na mahali watapokuwa wakifanya kazi, kuwaonyesha kazi inavyoendelea na kuwaonyesha hekima, kuwaonyesha adabu kwenye kazi na vile vile kuweza kuwapa mawaidha ili waeze kufanya kazi vizuri, kuweza kuwaonyesha mbinu zote sa kufanya kazi na kuwatembeza kwenye kampuni ili waweze kujua mahali kote ili mtu atakapotumwa asije akachanganyikiwa au asije akajichanganya Mimi hupenda zaidi kuweza kuwakaribisha wafanya kazi wapya kwa sababu mimi huwapa mawaidha na ambayo ni mazuri na mimi huwapa maneno na ambayo yatakayowasaidia na kuwafaa kwenye maisha ama kwenye kazi watakapoianza.

Naamu, mimi hupenda mziki wajadi kwa sababu ni mziki na ambao hufunza mtu na kuweza kumpa mtu raha Hasoa munapokuwa na marafiki zako pale, munaeza kuburudika pamoja Hata vile vile munaeza mkashiriki mziki huo kwa kuimba kuweza kujituliza na kuweza kulegeza mili, kulegeza mizuli, isije ikajikaza saidi vile vile kucheza mziki au mziki wajadi unapuucheza ni mazoezi na ambao ni mazuri kwenye mwili Kwa kuweza kulegeza mzuli, isijika, shikana au vile vile ni maswezi mazuria kuweza kujenga afia na kupunguza uzito muilini Mziki wajadi ni kitu nambacho napenda zaidi kwa sababu huvutia na humpa mtu muonekano na kumtuliza mtu hasua wakati unamsongo wa mawazo pale ni pahali pazuri mnaeza kusanyika au kutangamana ili kuweza kufuraia pamoja na kuburudika kwa pamoja.

Naam, nilipata mafanikio ya kuboresha utendaji kazini kwa kuanzisha mfumo wa kuandika ripoti kwa njia ya kidijitali ambao uliongeza ufanisi na kupunguza makosa kazini Hii ilileta umaarufu ama manufaa makubwa kwa timu nzima na kampuni kwa ujumla Mafanikio haya yalinipa motisha kubwa na kunifanya nijitahidi zaidi katika kazi zangu za kila siku na kueza kufanya kazi zile kwa umakini na kwa ufanisi ili kueza kujiendeleza na kueza kuleta manufa mengi kwenye kazi.

Naam, mimi huwa na utaratibu wa kuweka mipaka wa kati ya kazi na maisha yangu ya binafsi, ili kuhakikisha hakuna sehemu inayozidi nyingine au kuingilia kuingiliana na kwa njia ambayo, husababisha msongo wa mawazo au uchovu. Pia mimi huwa na ratiba ya muda wa kazi ambapo nazingatia malengo na majukumu muhimu na mara kazi inapoisha kwa siku mimi huwelekeza akili na nguvu kwenye shughuli za kibinafsi kama familia marafiki na kupumzisha mwili. Huu hupunguza kuangalia barua pepe za kazi au simu zinazohusiana na kazi wakati wa mapumziko au nyakati za mapumziko ya familia kuweza kujiburudisha na familia Hii hunisaidia au hii husaidia akili kupunguza na kuwa fresh Zaidi ya hayo, ninaweka muda wa kufanya mambo ninayopenda binafsi kama michezo kusoma au kujifunza ujuzi mpya Jambo ambalo hunisaidia kurejesha nguvu na motisha ili siku itakayofuata niweze kuwa mtu fresh na niweze kuanza kazi vizuri bila uchovu wowote au bila kuchoka kokote.

Naam, kitu naambacho hunifanya nifurahi sana ni wakati mtu anapofanya jambo la busara, jambo na ambalo linaeza likasaidia mtu au familia yake vile vile mtu anapofanya kitu naambacho nikizuri cha kusaidia jamii na kuweza kuleta manufaa kwenye jamii hunifurahisha zaidi au mtu anaposaidia, mtu anayehitaji usaidizi kama vile mtu kama kilema au watu wasiojiweza mtu anapo wasaidia watu wale hunifurahisha zaidi na kunifanya niwe mtu mwenye furaha kwenye maisha yangu Mimi hupenda watu wanao jishugulisha na kuweza kusaidia watu na ambao wanahitaji usaidizi Hata kama si vilema, hata kama ni mtu alie sawa kuwa kuweza kumsaidia kwa mawazo na kuweza kumuelimisha mambo na ambayo ni muhimu saidi pia hiyo hunipa furaha saidi kwa sababu ninaona mtu yule ana manufaa mazuri na ana muonekano mzuri na kuweza kusaidia mtu mwingine hili aeze kujikusa na kuweza kumpunguzia msongo wa mawazo kumpa ya imani na kuweza kumfanya awe mtu mwenye ubunifu na mtu mwenye imani nyingi na mtu mwenye subira.

Naamu, mimi hupenda kununuwa vitu vingi zaidi, haswa pizza ndiyo kitu na ambacho mimi hupenda kununua sana sana Wakati ninapumzika pale nyumbani au wakati wangu wa likizo, mimi huweza kuagiza pizza ili nieze kujiburudisha nayo ama vile vile, wakati na ambao ninahitaji chakula cha haraka, mimi huagiza pizza Pizza ni kitu na ambacho kina ladha mzuri na ni kitamu zaidi na muonekano wake huwa mzuri zaidi Pizza ni kitu na ambacho mimi napenda kununua zaidi katika muda wangu wote ila ninapohitaji au ninapohitaji chakula cha haraka mimi huagiza pizza.

Naam, ninapokutana na kosa hatua yangu ya kwanza ni kukubali kosa bila kujificha au kulaumu wengine, maana hiyo husaidia kuchukua hatua sahihi kwa haraka. Mimi huchambua kwa kina sababu zilizosababisha kosa ili kuelewa tatizo kwa undani, hii ni muhimu ili kuepuka kurudia kosa hilo tena. Kisha mimi hufanya mipango ya kurekebisha makosa hayo kwa kushirikiana na timu au wasimamizi na kuhakikisha hatua zinazo chukuliwa zinafanikiwa mara nyingine mimi hujifunza mbinu au ujuzi mpia ili kuzuia makosa kama hayo kutokea siku zijazo mimi hupenda kuwa mtu mbunifu kwenye kazi na kufanya kazi ili iwe kazi nzuri, kueza kumakinika, kusije kukatokea makoza, kueza kuwasiliana na wenzangu au wafanyakazi wenzangu, waeze kuwa makini na waeze kufanya kazi vizuri ili kusije kukatokea makosa na ambayo ni makosa madogo na ambayo hayastahili.

Naam majukumu yangu na ambayo mimi hufanya kila siku ili kueka afya yangu iwe afya imara afya dhabiti Mimi huweza kufuata magizo ya daktari au kufuata mambo na ambayo ni muhimu kama vile kula chakula chenye lishe bora kama vile sukuma kuchanganya mayai maharagwe kwa proteini na vile vile ugali kwa kuweza kuongeza nguvu kuweza kunywa masiwa ili kuweza kuweka mifupa iwe na afya nzuri maziwa husaidia hata kwenye meno ya binadamu kwenye calcium Pia vitu kama vile matunda na ambayo ya naeza yaka kusaidia kwenye kwa kueka afya yako kuwa nzuri Mimi huweza kutengeneza vyakula na ambavyo vina lishe bora na ili kuweza kuzingatia afya yangu iwe afya nzuri na afya dhabiti.

Kumbukumbu ya kutisha nilionayo ni wakati wa tetemeko la ardhi, nilipokuwa sehemu fulani, ardhi ilianza kutetemeka kwa nguvu ghafla, nyumba zilitetemeka na watu walikuwa wakikimbia kwa hofu hisia ya hofu wasiwasi na kutokuwa na uhakika ni kitu kilicho beba au uzito mkubwa sana au ni nini kilichokuwa kikiendelea Ilikuwa wakati mugumu sana kwa watu waliokuwa au waliokumbwa na tukio hilo Kwani wengi walipoteza mahali au hata makazi yao kwa kuwa yote yaliporomoka. Kumbukumbu hii ilinifunza umuhimu wa kuwa tayari kwa dharura. Kwa kuwa na mpango wa kujiokoa kwa haraka na kusaidia na kama jamii katika nyakati ngumu Kumbukumbu hiyo ni kumbukumbu na ambayo nimeiweka kwa mda mrefu zaidi na siezi nikaisahau.

Naam, jambo muhimu sana la dini kwangu au kwenye maisha yangu ni amani ya ndani na uelewa wa maisha dini hunipa muongozo wa jinsia ya kuishi maisha yenye maadili mema kuwa heshimu wengine wakubwa kwa wadogo na kukubaliana na changamoto kwa imani na matumaini na kuwa nasubira kupata amani ya ndani kupitia maombi, tafakari au ibada, uniwezesha kuwa na nguvu za kukabiliana na changamoto za kila siku. Vile vile dini hutoa na fasi ya kuungana na jamii inayoshiri ki kiana kwa msaada, upendo na mshikamano. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wa mtu, binafsi na jamii kwa ujumla ilikuweza kusaidiana, kupeana mawaitha, kupeana misaada kama ya chakula ama mavazi, kupeana misaada na ambayo ni mizuri na itaeza ikasaidia watu na ambao maisha yao ni maisha duni.

Naam, mimi hupenda kuvaa saa, haswa wakati ninapoenda mkutanoni, mkutano na ambao hauhitajiki kutumia simu, au hautahitaji kuweza kusumbuliwa kwa simu ili kuweza kuangalia masaa. Saa ni kitu na ambacho ni muhimu zaidi kwa kuwa ukiwa nacho unaeza ukafanya mambo mengi nacho kwa sababu saa hata wakati unapokuwa mahali na ambapo ni patulivu hautaki kubeba simu Unaeza ukafaa saa ili kuweza kujua masaa yako na kuweza kuangalia masaa vile vile saa ni kitu na ambacho ni kizuri cha urembo na huleta mwonekano mzuri kwenye mtu na kumpa mtu anakuwa mtu maridadi.

Ninapotaka kustarehe napenda kufanya mambo ambayo yananifurahisha au yanayonifanya nijisikie mtu mtulivu na kufurahia mda wangu bila msongo wa mawazo au uchovu mwingi. Vile vile napenda kusikiliza mziki mzuri, haswa mziki ya country music, unaopendeza kwani usaidia kupunguza mkazo na kunifanya nishangilie hizia nzuri. Na vile vile napenda kusoma kitabu kizuri au kuangalia filamu au vipindi vya televisheni, vina vio nipa, burudani na kuniruhusu kuondoa mawazo ya kazi au changamoto zingine. Wakati mwingine napenda kutembea sehemu za asili kama bustani au maeneo ya kijani ili kupumzika na kufurahia mandhari nzuri, hewasafi na muonekano mzuri mahali na ambapo ni patulivu hupa mtu muonekano mzuri na kuweza kumpa mtu furaha zaidi na kumtuliza mtu kuondoa uchovu.

Nam katika kazi nimejifunza umuhimu wa nidhamu, ushirikiano na uongozi pia Nimepata fursa ya kushiriki katika miradi mbalimbali ambayo imeniwezesha kukuza uwezo wangu wa kutatua matatizo na kuboresha utendakazi wa timu kuweza kuwasiliana na timu vizuri na masomo na kazi vimekuwa vinaendana kwa karibu zaidi na vimenisaidia zaidi kwani kila mmoja huongeza thamani kwa wengine. Ninajitahidi kila siku kuboresha ujuzi wangu kupitia mafunzo ya ziada na kusoma nyenzo mbalimbali zinazohusiana na taaluma yangu ili niweze kutoa mchango bora kazini na kufanikisha au kufikia malengo yangu binafsi ili kuweza kujiendelesha kimaisha vizuri na kuweza kupata matokeo bora.

Naam, asubuhi hii nilianza kwa kufungua madirisha na kupata hewasafi ili kuamsha mwili na akili Baadae nilifanya mazoezi ya kupumzika kidogo kama kupumua kwa kina na kutafakari kwa dakika chache ili kujiandaa kwa siku yenye shughuli nyingi na kuweza kujiandaa vizuri kuweza kukabiliana na changamoto za siku Kisha nilitumia muda kidogo kusoma au kupitia mipango ya kazi za leo. Kuhakikisha ninaelewa vizuri majukumu na malengo ya siku itakayokuwa siku ndefu ya kazi. Pia nilikamilisha baadhi ya majukumu madogo kazi za mtandaoni. Asubuizangu mimi hupanga kwa njia ambayo unisaidia kuwa na mtazamo mzuri na nguvu za kukabiliana na changamoto za siku. Kila asubui mimi huweza kujipanga vizuri ili niwe tayari kuweza kukabiliana na changamoto za siku hiyo.

Naam, wakati mwingi mimi hupenda kupanda milimani ili kuweza kutazama eneo ama kuweza kutazama jiji letu au mtaa wetu vile unavyotulia. Milimani ni mahali na ambapo ni pazuri pa kueza kutuliza nafsi, kueza kujituliza pia, unapopanda mlimani pia unafanya mazoezi na ambayo ni mazoezi bora kwenye mwili. Kupanda milimani ni kitu nambacho ni kizuri zaidi kwa mtazamo ili unapofika pale juu pia Unaeza ukaangalia vile jiji lenyu linaka au mtaa wenyu au uweze kupanda pale uweze kuona vitu na mbavyo ni vya ajabu kama vile miti na ambayo ni mikubwa mikubwa na kueza kutazama eneo vizuri ukiwa mahali juu kama ukojukuwani kupanda milima ni kitu nambacho ni kizuri zaidi Kwa sababu pia ni mazoezi na mbayo ni muhimu zaidi kwa mwili.

Wakati muafaka wa kwenda madukani ni wakati wa jioni baada ya siku ndefu ya kazi.Unaweza kwenda pale madukani kuweza kutangamana na marafiki zako au na watu pale ili muweze kuzungumzia vitu na ambavyo ni vitu mbalimbali kuweza kuzungumzia maendeleo ili uweze kuondoa msongo wa kazi au uchovu wa siku ndefu ya kazi kwenda madukani muda mzuri ni muda wa jioni kwa sababu muda huo ndio mtakao kutana pale na marafiki zako au jamaa zako pale muweze kuburudika kwa pamoja mnaeza mkatazama filamu au muweze wakati mwingine unaeza pata kuna michezo kama vile mipira mnaeza kuingia pale muweze kutazama na mpate burudani uweze kujituliza pale na kutoa uchovu pale Wakati mzuri au wakati mwafaka wa kwenda madukani ni wakati wajioni.

Rangi ninaipenda zaidi ni blue, hii ni kwa sababu uleta hisia za utulivu amani na upoeke mzuri wa mawazo ni rangi inayo nifanya nijisikie mtu, mtulivu na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi Inaipenda kuona blue kwa sababu katika mazingira ya asili kama anga za usiku, maji ya bahari na mawingu pia Napenda blue kwenye mafazi kwani huchoa hisia za heshima na utulivu na mara nyingine huwa rangi nzuri ya kazi au mikutano rasmi Rangi ya blue ni rangi nambayo ni maridadi saidi na inamuonekano mzuri.

Na mimi hutumia mitandao ya kijami kama vile whatsapp, facebook, youtube, tiktok ili kweza kuposti picha zangu pale kweza kupatana na marafiki zangu au wakati mwingine mimi hutumia kweza kutuma matukio au kweza kutuma harafa Kweza kujuliana hali na wenzangu na marafiki pale pale ni hu mimi hutumia mitandao ya kijami ili kweza kujua yanayojiri na kweza kupata mambo nambayo ni mapia yanayoendelea mitandao ya kijami ni mzuri zaidi kweza kuelimisha mtu kuweza kujua taarifa nambazo ni mpia taarifa nambazo ni za hivi sasa au za hivi punde Mimi hutumia mitandao ya kijamii zaidi kwa siku ili kweza kujiburudisha pale Unaweza ukaona video nambazo ni za vicheko kuweza kujiburudisha na kujituliza pale mitandao ya kijamii mimi hutumia zaidi kwa mda wangu mwingi.

Naam tathmini za kazi mimi huzipenda zaidi kwa sababu ni muhimu na zinafanya mtu kujifunza na kukua kitaaluma inga wamara nyingine zinaleta shinikizo kidogo nafikiria ni njia bora ya kupata maoni ya moja kwa moja kuhuzu utendaji wangu kugundua maeneo ya kuboresha na kuthibitisha mafanikio yangu Ninapokumbana na tadhmini nzuri au ninapokumbuka tadhmini nzuri mimi hutoa motisha au huwa huota motisha na ambayo ni nzuri kubwa na kunisaidia kujenga kujiamini kazini Pia napenda kutumia tadhmini sisiso kuwa nzuri kama muongozo wa kufanya mabadiliko na kuboresha mbinu za kazi Badala ya kuzichukulia kama changamoto tu mimi huzirekebisha na kuweza kusifanya ziwe nzuri na kuweza kusifanyia kazi kwa ubora na ufanisi.

Ninatumia programu mbalimbali kulingana na mahitaji yangu au kulingana na kazi ninayoifanya Lakini programu ninazotumia mara nyingi ni zile zinasohusiana na mawasiliano kazini na kujifunza mambo mengi kupitia programu hizo Ninatumia programu za baru wa pepe kama vile email outlook kwa ajili ya mawasiliano rasmi na kupanga ratiba Pia ninatumia programu za kufanya kazi kwa pamoja kama Microsoft Teams na vile vile Google Workspace kuniwezesha kushirikiana na timu na kuunda nyaraka kwa urahisi Programu hizo ndizo mimi hutumia mara nyingi kwa siku kwa sababu ya kazi ninayofanya na hua zinanisaidia zaidi kueza kujiboresha na kueza kupata uzoevu wa kuzitumia.

Naam mimi hutazama video kupitia mtandaoni kwa kupitia facebook, tiktok au youtube Hasua tiktok ndio kuna video na ambazo ni nzuri video za vichekesho pali ndipo utakapokuta watu wanaoujua kucheza video nambazo ni nzuri video za vichekesho vile vile Facebook, vile vile kuna video nambazo ni mzuri nambazo ni video za vichekesho na video zinaeza zikakupa mwelekeo mzuri Pia wewe iwapo unaeza kutaka kuwa mcheza video, unaeza kujiangalia pale na uweze kujifunza, uweze kujikuza pale kupitia video hizo na we pia uweze kuji tengeneza uweze kucheza video kama hizo Nimi hupenda kutazama video sangu mtandaoni zaidi kwa sababu kuna video za vichekesho zaidi na zingine ni sama funzo kwenye maisha ya sasa au zingine zinafunza mtu hakuweza kumpanua kumpanulia akili aze kufikiria mambo mengi hata zaidi.

Naam, chumba na chokipenda nyumbani ni sebuleni, sebuleni ni mahali na ambapo ni pazuri pa kueza kupokelea wageni mahali na ambapo mnatulia kwa kuweza kuwasiliana, mawasiliana na ambayo ni muhimu sebuleni ni chumba na ambacho, ndicho mahali pazuri pa kuweza kujituliza, iwapo unamsongo wa mawazo, mnajadiliana pale na familia Unaweza kuongea mambo nambayo ni muhimu, mambo ya kusaidia na mambo ya kuweza kuinuana, kuweza kupeana hekima pale kuweza kufunzana mambo na ambayo ni mazuri sebuleni ndio chumba na ambacho ni napenda zaidi kwa sababu ni mahali na ambapo pana utulivu mzuri na ni mahali na ambapo mna kutana na familia mnaweza kuongea mambo na ambayo ni mambo mazuri.

Naam nimawaji kumfuga mnyama na ambaye ni ngombe kwa sababu ngombe ni mnyama aliye na faida nyingi ngombe ni mnyama atakaye kupa vitu na ambavyo ni vitu vya dhamani atakupa maziwa mbolea vile vile ya ngombe hutumika kwa kuweza kukuza mimea ngombe ndiye mnyama na mbaye niliye mfuga na ni mnyama mzuri na mbaye anamanufa mengi atakupa maziwa vile vile ukimuuza, ngombe anapesa mzuri na ngozi yake hua tena inatengeneza vitu mbalimbali kama vile darama na viatu na mishipi, kofia. Ngombe ndio mnyama mzuri na mbaye nimewahi kumfuga na anamanufaa mengi na ata kusaidia kwa maisha.

Naam mimi hupenda mziki mingi hasa mziki nambayo ni ya kitamaduni kama vile mziki wa waimbaji wa kikuyu kama vile Samido, Tony Young na waimbaji wengine wakubwa wakubwa kama vile Charles Kingory ambao wanaimba mziki nambayo ni mizuri au Samirogo Mziki hile hunipendeza mimi kwa kuwa ni mziki ya kuwabudu na ingine ni mziki ya mafunzo ingine pia ni mziki ya upendo kama vile mziki wa samido yeye huimba mziki mziki ya upendo Mziki ile hunipendeza saidi kwa kuwa inamafunzo mazuri na inatuliza mtu wakati na msongo wa mawazo au wakati umetulia au wakati unauchovu unaeza ukaskiza mziki ile ili yeze kuchangamua Mimi kupenda mziki yu kwa sababu kuchangamua mtu na kumpa mtu muanekano mzuri.

Naam ninapenda hadithi za ajabu sana zinavutia kwa sababu zinachangamoto na vile vile zinaleta mshangao na maram nyingine hua na mambo ya sio ya kawaida ambayo huwacha mtu akitafakari na kufikiria kwa kina hadithi hizi hutoa burudani tofauti na huleta msukumo wa ubunifu maono mapya na vile vile kutaka kujua zaidi hasaa zinapochanganya mambo ya kawaida na yale ya kushangaza. Pia hadithi za kichawi za viumbe wa ajabu au zile zinazo husiana na siri za kale huniwezesha kusafiri katika dunia nyingine ya au dunia ya fikira na hisia. Pia mara nyingine zinatoa funzo au ujumbe wa maana kwa njia ya kuvutia. Hadithi sile huwa nzuri sana bali Singine huwa zinashtua na kueza kueka mtu wasiwasi, ila tu ni hadithi nambazo ni tamu na nzuri.

Wakati wa mapumziko ya mchana anapenda kutumia mda huo kupumzika na kurejesha nguvu ili niweze kuendelea na kazi au shughuli zangu kwa ufanisi zaidi na utulivu. Mara nyingi huenda nikafanya mambo yanayo niweza kuniiituliza kama vile kunywa chai au kinywaji kidogo ili kunipa nguvu kufanya mazoezi madogo madogo ya kuonyesha mwili kama kutembea hivi au kunyoosha mwili kama vile kufanya mazoezi ya kutembea kidogo au kupumzi kuuu kupumzika mizuli vile vile kusikiliza mziki na uhua kunapendeza zaidi au hata kusoma kidogo kitabu au makala kusaidia zaidi kweza kupumzisha mwili.

Naam, ili kujitunza, mimi huweza kuepuka makundi ambayo ni makundi mabaya, makundi ambayo hayana mwelekeo, makundi ambayo hayana maisha au hayana mipango mizuri katika maisha, mimi huweza kujitenga na makundi yale, ili niweze kujitunza ni kai vizuri bila wasiwasi na niweze kutengeneza maisha yangu ya kesho au maisha yangu ya usoni yawe mazuri. Mimi sipendelei kukaa na makundi ambayo ni makundi ambayo ni mabaya au makundi ambayo yanapanga nia mbaya kuhusu jamii au kuhusu familia zao makundi yale mimi hujitenga nayo na kuweza kujiweka na nikiwa salama na kujitunza vizuri ili niweze kuwa mtu mwenye manufaa zaidi kwenye jamii yangu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kuamka mapema kuna nipa fursa ya kuanza siku kwa utulivu, kupanga mipango vizuri, na kupata muda wa kutosha kufanya mambo muhimu kabla ya shuguli nyingi kuanza. Asubuhi huwa ni kipindi changu nikipendacho kwa sababu akili huwa safi, na safi zaidi, na ninajisikia kuwa na nguvu za kutosha. Kuamka mapema husaidia kwa kwa kukuwa na nidhamu katika maisha, na kuweza kufanikisha malengo kwa ufanisi zaidi na vile vile kuweza kuweka ratiba zako na kufanya kazi zako vizuri ili kuzimaliza kwa haraka zisije zikakuwa mgogoro.

Naam mimi huwashugulikia wateja kwa kuweza kuwa hudumia kwa muda unaostahili ili wasije wakapanga mstari pale au kungoja zaidi Haswa ile si tabia mzuri kwa kuweza kuwaeka wateja zaidi mimi huwa hudumia kwa wakati unaostahili kuwa hudumia haraka ili waweze kuondoka pale ili waweze waende wafanya kazi zao vile vile unazapata wateja wengine wanashuguli mbali mbali na ukiwaeka pale au ukiwafanya pale waweze kusubiri zaidi huenda mipango yao ikaharibika au ikaenda sege mnege Mimi hupenda kuwashugulikia vizuri kwa haraka Kwa njia inayostahili kwa ufanisi na ustaarabu Mimi hupenda wateja zaidi na kuwashugulikia vizuri ili wasisubiri kwenye mustari zaidi Kwa sababu wakati mwingini unweza pata kuna joto jingi au juakali na linaeza likawaadhiri pale ila kwa wengine ni vizuri kungoja kwa sababu unaweza pata mtu atapata mda wake wa kueza kutafakari mambo yake au kuweza kujipanga upya kuhusu mambo yake ata anayotaka kuweza kuyafanikisha vizuri.

Naam, napendelea kuvaa ndefu kuliko kunyoa mara kwa mara. Ndefu zinaweza kuongeza zura ya mtu na kumpa muonekano wa utu na nguvu. Pia huwa zinatoa hisia za kuwa na utofauti na mtindo wa kawaida. Kwa upande mwingine, kuvaa ndefu pia ni aina ya kujieleza kuwa wewe ni mtu mzima na wewe unafaa kuheshimika. Mtu anapokuwa na ndefu huonekana kuwa mtu mzima hata kama miaka yake ni midogo.

Naam nina mazoea ya kununua tiketi za tukio kama vile kununua tiketi za kuweza kutazama tamasha au iwapo kuna muziki na ambao unapigwa kupitia uwanja na ambao ni mzuri mahali na ambapo panalipishwa tiketi Mimi huweza kuzinunua kwa wingi ili kuweza kwenda na marafiki na familia tuweze kuburudika sote kwa pamoja Wakati mwingine mimi upenda kununua tiketi hizo kupitia mitandao kwa kuwa ni njia rahisi na ya haraka Mimi hupendelea zaidi kununua tiketi hili kuweza kuenda kutazama kitu hicho kwa ubunifu na kuweza kujiburudisha pale mahali pale huwa pazuri sana na mnaweza mkakutana na marafiki au mnaweza kutana pale na watu ambao ni wazuri wanamalengo mazuri muweze kuwasiliana vizuri na mjenge urafiki na upate marafiki wapya mahali pale ni pazuri pakuweza kuwafanya marafiki wapya kwa haraka kwa kupitia mazungumzo na munapatana pale kwa urahisi.

Naam natumia mfumo wa usalama wa vidole mara nyingi kwa sababu ni rahisi mfumo huu ni njia nzuri ya kuhakikisha usalama wa kifaa au taarifa zangu kwa sababu unalinda kwa kutumia alama za kipekee za vidole ambazo ni vingumu kwa mtu mwingine kuingia kwa sababu alama zile za vidole hazifanani Pia ni rahisi na haraka kutumia ukilinganisha na kuandika nenosiri ndefu kila mara. Bali na usalama mfumo wa vidole unanisaidia kuingia kwenye simu au programu haraka hasa wakati inahitajika kufanya mambo kwa haraka au mara nyingi inapokuwa kwenye haraka ya kuweza kutaka kutuma vitu au kuandika ujumbe kutumia. Usalama wa vidole ni kitu rahisi kuweza kuingia kwenye programu hizo wakati na ambao unataka kuharakisha kazi yako au unataka kutuma ujumbe kwa haraka.

Naam, ninamazoea ya kutembea kwa miguu kwa sababu yale ni mazoezi na ambayo ni muhimu zaidi kwenye afya ya binadamu. Wakati wangu mwingi, mimi hupenda kutembea kwa migu kwa kuweza kupata hewa safi na kuweza kupata upepo mwanana. Kutembea kwa migu ni kitu ambacho mimi hupenda zaidi kwa sababu huni saidi hata kwa kuweza kupata hewa nzuri, kukuza mifupa, kuweza kuweka mifupa yangu ikiwa yenye nguvu na vile vile kufungua misuli isije ikashikamana au isije ikaganda Pia, kutembea kwa miguu, husaidia zaidi kwa kuweza kupunguza mawazo Unapotembea pale kwa miguu, utapata vitu nambavyo ni kama utaweza kujiangalilia mandhari vizuri, utakutana na watu unajua msalimiane, mjuliane hali au wakati mwingine unapopita tu barabarani, magari yatakupita na uweze kusahau mambo nambayo ulikuwa ukiyafikiria kwa kina na uweze kuwa mtu mtulivu na uweze kuwa fresh.

Naam, napenda kutumia video kwa mawasiliano kwani zinaungesa muingiliano wakaribu zaidi kuliko maandishi tu. Video huru huruhusu kuona hisia sauti na lugha ya mwili, ambayo hufanya mazungumzo kuwa ya kweli zaidi na yenye maana zaidi. Pia kutumia video ninjia mzuri ya kueleza ya mawazo magumu au kuwasiliana kwa njia ya kibinafsi au kibunifu. Pia wakati wa mikutano au mazungumzo ya kikazi, video huleta hisia ya kuwa karibu hata kama mtu yuko mbali. Na pia ninjia nzuri ya kushirikiana kwa ufanisi vile vile katika mawasiliano ya binafsi video huongeza uunganisho wa kihisia katika ya watu au katikati ya watu Mimi hupenda zaidi kutumia mawasiliano ya video kwa sababu ni mazuri na yanaleta watu kwa ukaribu Atakama mkombali, mwonekano ule unakua, mwonekano wakaribu na mnaweza kwasiliana vizuri kwa kuona hizia samwenzako na kuweza kujieleza kwa ukweli.

Mimi hupenda kuenda sinema mara moja kwa siku, masaa za jioni kwa sababu ndio masaa ambayo nimeweza kumaliza siku ndefu ya kazi au hayo ndiyo masaa ambayo nimeweza kukamilisha kazi zangu zote, iwapo ni kazi za nyumbani au kazi za ofisini. Nimeweza kukamilisha zote, sasa ninahitaji muda wa mapumziko. Mimi huenda kuona sinema mara moja kwa siku, muda wa jioni pale ndipo mimi huenda kujituliza, kuweza kupatana na marafiki zangu, Tunaongea mambo na ambayo ni muhimu, na kutazama sinema na ambazo ni za vichekesho au sinema na ambazo ni nzuri mahali pale, mimi hupatembelea mida ya jioni peke yake kwa sababu mchana niko kazi na ninaweza kutekeleza kazi zangu zote za mchana, ndio nipate nafasi au nikinafasika muda wa jioni niweze kuenda sinema.

Naam, napenda kutembea msituni ni njia nzuri ya kujiburudisha kupumzisha au kupumzika akili na kuungana na asili mazingira ya msitu hutoa hewa safi, sauti za wanyama na ndege na mandhari ya kuvutia ambayo huleta amani na furaha moyoni Haidha kutembea msituni husaidia pia katika mazoezi ya mwili kama kutembea kwa kazi au kupanda miti midogo vile vile ni fursa nzuri ya kutafakari kupumzika kutoka msongomano wa maji au vile vile kupata mwanga mpya wa mawazo Mara nyingine kutembea msituni huweza kuleta changamoto kidogo zinazo ongeza msisimuko kama vile kukutano na viumbe wa porini au kupita kwenye njia ngumu Japo ni jambo ambalo ni linaongeza hisia za ushujaa na ukakamavu na vile vile kuwa na subira Iwapo mnaweza kutana na mnyama na ambaye ni mnyama hatari, msieze kutoroka, muweze tu kusimama pale na kuweza kujikinga Mnyama yule anapoona hivo huenda akagopa na kapotea Unapo kimbia mnye mayule anaeza kawangata vibaya na vile vile anaeza mukapelekwa hospitalini kwa matibabu na huenda mkaathirika vibaya.

Naam, napenda kula ugali kwa sababu ugali ni chakula na ambacho ni kizuri, chakula cha nguvu kina shika mwili. Haswa ugali kwa sukuma wiki au ugali kwa mchicha, vile vile ugali kwa nyama huwa ni chakula na mbacho ni kizuri zaidi na kina manufaa mengi mwilini. Unapokula ugali unapoenda kazini ni kitu na mbacho kitakusaidia kwa sababu kina nguvu nyingi. Au wakati unapoenda mazoezi ya kuinua vitu vizito kama vile vyuma, unapaswa kula ugali kwa nyama. Wakati mwingine, unaeza ukala wali, wakati na ambao unaenda kwenye matembezi, uili usije ukawa na uzito au usije ukapata uchovu kwa haraka. Kwa sababu, kila ugali mida ya michana, unapoenda kutembea, utakuwa na uchovu mwingi. Kwa hivo wali ni kitu na ambacho unakula wakati wa matembezi, bali wakati wa kazi ngumu unapaswa kukula ugali.

Ninapenda mazingira ya kazi ambayo ni mazingira matulivu, yenye mpangilio mzuri na yenye msaada wa vifaa, vinavyohusisha au vinavyorahisisha kazi. Mazingira kama haya hutoa fursa ya kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi hivyo kuongeza ufanisi na ubunifu na umakinifu kwenye kazi. Pia napenda mazingira yenye mawasiliano mazuri kati ya wenzangu ambapo tunashirikiana kwa heshima na kujenga timu imara au timu dhabiti, mwangaza wa kutosha hewa safi na nafasi ya kutembea au kupumzika kidogo. Pia ni mambo muhimu katika mazingira bora ya kazi. Kwa ujumla napenda mazingira ambayo yanayo changia usawa kati ya kazi na ustawi wa wafanya kazi. Kwa hivyo mtu anajisikia kufurahia kazi na kuwa na motisha ya kuendelea kufanya kazi hiyo, kufanya kwa umakinifu na kufanizi, kufanya kwa hekima na ubunivu.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa sababu ni chanzo chafuraha upendo na msaada wa kweli maishani familia hutoa mazingira ya kuelewana kushirikiana na kujengana kumbukumbu za pamoja ambazo zinaimarisha uhusiano na kuleta amani ya ndani Mara nyingi napenda kutumia muda huo kwa shughuli za pamoja kama kula chakula kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku kucheza michezo au hata kufanya shuguliza kijamii kama ziara au likizo Hii hunisaidia au husaidia kuimarisha uhusiano na kuondoa msongo wa mawazo unaweza kusababisho na shuguliza kazi au maisha ya kila siku muda na familia ni muhimu kwa afya ya akili na hisia kwa kupunguza au vile vile kupunguza upoeke na kuongeza hisia za kuwa na msaada na kwa kujaliwa kukaa na familia au unapopata munda na familia yako huwa nikitu kizuri sana nikitu chenye furaha na kukupa amani ya moyo.

Napendelea chakula chenye latha ya mchanganyiko wa viungo vina viochangia utofauti wa latha Yani chakula chenye utamu kidogo chenye pilipili au viungo vinaviochangia latha hali kiasi latha hizi hunipa hisia za furaha na kuwasha hamu ya kula zaidi Pia napenda chakula kinachokua na mchanganyiko wa latha za asili kama vile kikapocha, kidogo, chumvi na viungo vya kienyeji vina vyongeza utamu wa chakula. Chakula hicho hunifurahisha zaidi. Chakula hicho cha kitamaduni cha Afrika mashariki kama pilipili, skuma, skuma wiki ilio changanywa na nyama au samaki huchangia latha nzuri sana kuangu. Mimi hupenda vyakula nambavyo vina latha tofauti au latha zilizo changanyika zaidi ili kueza kunipa hamu ya kueza kula vyakula hivyo hata zaidi.

Ninapenda somo la sayansi ya mazingira linanifurahisha kwa sababu linahusiana na jinsi tunavyoweza kulinda na kuhifadhi mazingira yetu kuelewa mabadiliko ya tabia nchi na jinzi viumbe pamoja na binadamu wanavyoadhiriwa na mazingira mabaya Pia anga inavyobadilika kwa siku vile vile somo hili linatoa mwanga kuhusu matumizi endelevu ya raslimali za dunia Jambo ambalo ni muhiumu sana kwa maisha yetu ya sasa na ya baadae Ukizingatia somo hili ama ufuate somo hili vizuri huwa ni somo na ambalo ni nzuri na somo la kuelimisha sayansi ndio somo na ambalo ninalolipenda zaidi Kwa sababu lina linatufunza mambo mengi kuhusu dunia na kuhusu viumbe mbalimbali.

Naam, mda wangu mwingi mimi hupenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi na njia ya haraka Unapo agiza vitu mtandaoni ni kitu na ambacho ni kizuri saidi kwa sababu utaletewa hadi hapo mlangoni pako bila kutoka inje au bila kuenda kule kwenye maduka kununua vitu mtandaoni ni kitu na ambacho ni kizuri saidi kwa sababu ni njia rahisi na njia haraka na ambayo hauta choka na pia unaeza ukakanlgua bidhaa zile kabla ya kuzi kuzinunua na uweze kujua beia za tofauti tofauti au vilevile utaweza ku kujua watu na ambao wana zinunua pale wana zinunua vipi kupitia mtandao Kwa hivyo mimi napenda kununua vitu vyangu mtandaoni ili kueza ku kujua vitu na ambavyo kabla sija vichukua ni bei kuweza kujua bei ya vitu hivyo na pia kuweza ku kujikinga ili nisije nikatembea wakati mwingine unaweza pata kuna nyesha ama wakati mwngine kuna jua kali Unapoagiza vitu au unaponunua vitu mtandaoni unaletewa hadi kwako mlangoni.

Naam mikutano na ambayo mimi hupenda zaidi ni mikutano na ambayo ni mikutano ya dharula Mikutano ambayo inaweza ikasaidia mtu kwa manufaa au kwa mawasiliano mazuri kwa kujengana Mikutano na ambayo ni mikutano inayowasilisha maendeleo ya inchi au kuweza kuongelelea mambo na ambayo ni mambo mazuri ya kuweza kujenga nchi kusaidia jamii au vile vile kuweza kuchagua kiongozi mzuri Mikutano na ambayo ni mizuri ndio mimi hupenda kuweza kuhudhuria na kuweza kuwasilisha maoni yangu pale ndipo kila mtu anapotoa maoni yake mnayawasilisha ili muweze kukubaliana vizuri na muweze kuona kama mutaweza kuendelesha uchumi wa nchi au uchumi wa jamii vile vile mtaa wenyu uweze kuwa vizuri, muweze kuyangarisha mazingira, kudumisha usalama na vile vile, elimu iwebora, elimu iweze kukua ya viwango vya juu na kudumisha usalama vile vile Mikutano hiyo huwa ni mizuri, unapoihudhuria na ni mikutano ambayo ninayoipenda sana.

Na'am, timu bora ninayoipenda zaidi ya mpira ni timu ya Manchester City. Timu ile ni timu iliyokamilika kwa viwango vya uchezaji, ina wachezaji wa viwango vya juu, wachezaji wenye haiba ya juu. Wachezaji na ambao ni wacheslzaji wazoefu. Timu ile ni timu ninayoipenda tangia utotoni mwangu kwa kuweza kucheza mpira wa tikitaka, mpira wa kuvutia. Mpira na ambao unapouangalia unahisi utamu wake. Vile vile timu ile huweza kushinda vikombe na ambavyo ni vikubwa vikubwa kama vile kikombe cha Premier League na ambacho ni kikombe muhimu zaidi na kombe la shirikisho la mataifa almaarufu Champions League vile vile timu ile imeweza kushinda. Timu ile ni timu nambayo imekamilika kwa viwango viyote iwapo ni kushinda vikombe au kuweza kusajili wachezaji wazuri timu ile ni bora zaidi duniani na sidhani kwa sasa hivi au kwa dunia ya sasa kuna timu bora kushinda Manchester City timu ile ninaipenda zaidi kwa sababu ni timu nambayo imeweza kunifunza mambo mengi ya mpira na kuweza kuelewa jinsi mpira unavyosakatwa.

Naam, napenda maua haswa maua nambayo yanaharufu nzuri, maua yale huwa ni maua nambayo ni mazuri saidi Hata kwa muonekano wake, maua yale unaweza kuyatumia kama zawadi, kumpa mtu, au kueza kumpokeza mtu anapofanya vyema ama unapomuahidi zawadi, unaweza kununua maua yale nambayo yananukia vizuri na uweze kumpa kama zawadi Mimi napenda maua zaidi, hata kwangu nyumbani nimeeza kulima bustani ndogo la maua kwa muonekano wake mzuri na kuleta mandhari mzuri.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula kilicho rahisi lakini chenye nguvu kama vile mayai ya kukaanga au ya kuchemisha mkate wangano au ugali mdogo na chai yenye maziwa mengi. Pia napenda kuingiza matunda kama ndizi au machungwa kwa sababu hutoa vitamini na nishati nzuri za kuanza siku Hii inasaidia kukua kuwa na nguvu ya kutosha au nguvu za kutosha kwa shughuli za mchana na kuweza kufanya kazi vizuri bila uchovu au bila kuhisi njaa kwa haraka Unapokula vyakula vile na ambavyo ni vizuri kwenye mwili hujenga afya nzuri navile vile kukupa kuwa na mwonekano mzuri.

Naam, mimi huamka asubui na mapema, najitayarisha, najipanga, nafanya kazi zangu za nyumbani, nafanya mazoezi madogo ili kuwezo kuwamsha misuli na kuweza kujiweka mwili ukiwa sawa, na pika chai, na kunywa, najitayarisha, navaa nguo, na ambazo ni nguo nzuri za kuweza kuenda kazini, iwapo ni ofisini vilevivile naacha nikiwa nimefanya kazi zote za nyumbani, kama nikuwalisha kuku ama ngombe, ili niweze kuwahi kazini mapema Mimi huweza kuamka asubui ili kufanikisha mambo yote ya nyumbani nimeweza kuyamaliza ili nitakapotoka kuenda kazini nisikue na shida zote au nisiwe na mawazo mingi.

Naam, napenda kufanya masoezi ya kupumua kwa kina ambapo nachalewa kutoapumzi na kuipumzisha akili kwa muda mfupi Hii ni njia nzuri sana ya kupungusa msongo wa mawazo na kuleta hisia ya utulivu ndani ya nafsi mazoezi haya mara nyingi hufanyika wakati wa au mimi huyafanya wakati wa asubui au jioni baada ya shuguli za kazi na huu unisaidia kuanza au kumaliza siku kwa uzuri vile vile kutembea kwa polepole hasa kwenye maeneo ya kijani na yenye hewa safi kama bustani au mtaa wenye miti mingi pia ni njia nyingine nzuri ya kupumzika kutembea kuna saidia kuondoa uchovu na mwili na vile vile kuwa na havya nzuri hutoa nafasi ya kutafakari kuangalia mandhari na kuishi kwa sasa ambayo ni muhimu kwa afya ya akili kutembea kwa muda mfupi au kutembea pole pole hua kuna saidia vile vile kujenga afya na kuweza kuondoa uchovu.

Naam nimewahi kupiga gitaa. Gitaa nikitu nambacho nikizuri na nikitu cha kucheza mziki ambacho mimi hupenda zaidi kuweza kupiga. Gitaa inaleta raha wakati unapoipiga kwa sababu inasauti nzuri na inamidundo na ni wewe unaeza kuitengeneza ili iweze kutoa sauti nambayo unataka au sauti inayoendana na wimbo unaotaka. Mimi maranyingi haswa wakati wa mapumziko au wakati walikizo nimi huweza kuenda kwa wanaojua kupiga gitaq Hili waweze kunifunza upigaji wa gitaa ili nieze kuongeza umaarifa yangu kwa upigaji wa gitaa ili vile vile pia mimi niwe naaliko kwenye tamasha kubwa kubwa kuweza kuwapigia gitaa na wenzangu wakiweza kuwatumbuiza kwa nyimbo za kitamaduni naye mimi na wapigia gitaa Gitta ni kitu na ambacho napenda zaidi kuweza kupiga na niweze kujua zaidi kukipiga na niweze kuongeza umaarufu wangu wa kupiga gita.

Naam, hali ya hewa leo ni hali isio ya kawaida, jua jingi, joto, vumbi nyingi, upepo kwa wingi. Hali ya leo si ya kufuraisha wala si ya kuridhisha sana. Leo kuna joto jingi saidi, sisi ni meweza kutulia chini ya mti, ilikuweza kujipumzisha pale kwa kutokana na jua kali. Jua inayochoma utosi zaidi, jua inayoleta joto jingi na uchofu mwingi. Hali ya hewa si safi kabisa jua limeeza kuwa kali zaidi.

Naam rafiki yangu wa karibu ni mtu ambaye tumekua tukielewana kwa muda mrefu na kujenga uhusiano wa kuaminiana ni mtu mnyenyekevu msikivu na anayejua kusikiliza bila kuhukumu kila ninapokuwa na furaha au changamoto au shida yoyote, yeye huwa wa kwanza kunisikiliza na kunipa ushauri wa ukweli hata kama wakati mwingine ni mgumu kusikia au ukaribu wetu unatokana na mawasiliano ya wazi na kuheshimiana Jambo ambalo limefanya urafiki wetu kuwa imara na dhabiti Pia ni mtu mwenye ucheshi na anayejua kunifanya nicheke hata nikiwa na mawazo mengi au wakati sina raha kabisa Tunapatana kushirikiana au tunapenda kushirikiana mawazo, ndoto na mipango ya maisha ili kuweza kuinuana na kushauriana katika maisha haya magumu ya sasa yaliojaa changamoto na vilevile sisi hupenda kueza kukaa pamoja, kutembea pamoja ili kueza kupunga unyunyu kwa pamoja, tukiwa, tunafurahia pamoja.

Naam, mimi huweka nenosiri salama kwa kuweza kutumia herufi kubwa, ndogo, namba, na alama ili mtu asiweze kuja kugundua Mimi huiweka inakuwa ndefu zaidi na ambayo mtu hawezi jua kama ni ndefu Mimi hupendelea mazoea yangu kuweza kubadilisha nenosiri mara kwa mara ili kuweza kuondoa hatari ya mtu kuweza kuja kugundua nenosiri na ambayo mimi huitumia mara nyingi. Kwa hivo nina mazoea ya kubadilisha nenosiri mara kwa mara Iwapo nimeweka leo, nitakaa siku mbili ili niweze kubadili tena nieke nyingine na ambayo ni ngumu zaidi kushinda ila ya kwanza Mimi nina mazoea hayo kwa sababu ninapenda vitu vyangu vikae vikiwa salama na mtu asije akaziona au kuja kugundua nenosiri na ambayo natumia.

Naam nisha wahi kushiriki mashindano na uzoefu huo umekuwa wa kujifunza sana mashindano hunipa na fasi ya kujipima uwezo kuona ni naposimama na kujifunza kutokana au kutoka kwa wengine kabla ya kushiriki. Huwa najitayarisha vizuri nikiweka malengo wazi na kujifunza kutokana na makosa ya awali. Pia kilicho muhimu zaidi katika mashindano siyo kushinda tu. Bali nidhamu ujasiri na uwezo wa kukabiliana na presha au kukabiliana na mwendo wa kazi. Pia inastahili kuwa chanzo hata pale ambapo matokeo haya kuwa kama nilivyo yatarajia. Nilijifunza somo muhimu lililo nisaidia kukuwa na kuboresha uwezo wangu na kuongeza viwango vyangu. Kwa ujumula mashindano hunijenga kifikra huniongezea kujiamini zaidi na unifanya nijitahidi zaidi. Na kuweza kujifunza mengi na kuweza kuboresha viwango vyangu ili niwe mtu bora zaidi.

Naam, kwa kawaida nakaa hadi saa tano au saa sita usiku kulingana na siku kama ni nakazi nyingi au jambo muhimu naweza kuchelewa kidogo zaidi lakini nikikamilisha au nikimalizia mapema napenda kulala mapema ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata ili nisiwe na uchofu mwingi au usingizi mwingi ili siku inayofuata niweze kufanya kazi vizuri na niwe mtu na ambaye hana udhaifu mwingi na usingizi usije ukanisusumbua katikati ya mchana wakati ni na kazi ofisini ama kazi zingine na ambazo ni nataka kutekeleza za siku hiyo.

Naam, napenda kutoa sadaka au michango kadri ya uwezo wangu Huwa ninaamini kusaidia wengi ni wajibu wa kibinadamu na pia huleta amani ya moyo na utulivu wa fikra michango inaweza kuwa pesa, muda au hata msaada wa mawazo na ushauri kwa anayehitaji Si lazima iwe mikubwa kilicho muhimu ni nia ya kusaidia na kugusa maisha ya mtu mwingine kwa njia inayostahili na njia nzuri. Kutoa hunifundisha shukrani unyenyekevu na kunikumbusha kuwa jamii hujengwa kwa kushirikiana, jamii hujengwa kwa moyo moja na vile vile jamii hujengwa kwa mawasiliano na ambayo ni mazuri na kwa makubaliano na mbayo yanayoleta faida na kuleta jamii yote kwa pamoja ili kuweza kuelewana kwa undani na kuweza kutatua changamoto zote na ambazo zinakumba jamii ile ili muweze kuwa sawa na kurekebisha makosa yote.

Naam nina ndege wengi wakufugwa nyumbani kama vile kuku, bata, kanga na wengine wengi. Huwa wananisaidia saidi kwa manufaa haswa kuku na bata kwamu kupata mayai na nyama yao nzuri. Kanga vile vile nyama yake huwa ni nzuri saidi kwa afya ya binadamu. Ndege hawa hua na manufaa mengi haswaa kuku na bata kwa kuweza kuwausa. Vile vile kanga huuzwa kwa bei kali kwa sababu ni mnyama na ambaye ni mnyama wa mwitu bali kuna kanga wa kufugwa nyumbani na ambao ni kanga weupe, kuna kanga na ambao ni wahudhurungi wengine wa madoa doa Kanga ni mnyama na ambaye ni maridadi zaidi nyumbani kwangu nimewafuga hawa wote ili kwa kueza kuninufaisha na kueza kujijenga kimaisha kwa kupitia ndege hawa.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi mara nyingi ni ule unaobeba au timu ile inayobeba hisiya kali historia na mabadiliko ya mchezo mzima vile vile mechi ya mwisho ya world series ambapo kila mpigo wa mpira una uzito wake uzito mkubwa Kuna wakati mpigaji anapopiga omrani ya ushindi katika dakika za mwisho uwanja mzima ulipuka kwa shangwe na tukio hilo ubaki kwenye kumbukumbu za mashabiki kwa miaka mingi zaidi Pia kuna nyakati za kipekee kama mpira uliopigwa kwa ustadi wa hali ya juu zaidi mchezaji kukimbia na kuzuhia mpira kwa sekunda ya mwisho au mtungi kufanya perfect game bila mpinzani kupata na fasi ya kuweza kuwokowa.

Naam, Napenda zaidi chai kuliko kahawa. Chai hunipa utulifu na hunifanya nijisikie huru bila kusisimua sana chai ni kitu na ambacho ni kizuri haswa wakati we una uchovu mwingi au wakati unaumwa na kichwa kutumia chai ya majani ni chai na ambayo inaweze ikakutuliza vizuri na kukuondolea maumivu ya kichwa Pia kuna chai aina nyingi za chai kama chai ya maziwa, chai tangawizi au chai kijani ambazo hunifaa kulingana na wakati wa siku kahawa nayo ni nzuri hasaa inapohitajika nguvu ya haraka Lakini kwa ujumla chai ndiyo chaguo langu la kwanza. Chai ya maziwa ni chai na ambawe ninaipenda zaidi na ndio mimi huitumia kwa mda wangu mwingi au nyakati zangu za asubuhi ninapoamka kujitayarisha kuenda kazini.

Na nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi kwa sababu nyama ya mbuzi huwa nyama laini, nyama safi, nyama tamu, nyama yenye madini mengi kwa sababu huyo mnyama aitwaye mbuzi ni mnyama anayekula miti aina nyingi, miti na ambayo husaidia nyama yake kuwa nyama nzuri, hufanya nyama yake kuwa tamu, hufanya nyama yake iwe laini na nyama yenye manufaa mengi mwilini. Mbuzi ndiye mnyama anaye nyama tamu zaidi kushinda wanyama wengine kama vile ngombe kondoo ama nguruwe naipenda nyama ya mbuzi zaidi kwa sababu inanisaidia kuweza kuwa na afya nzuri vile vile supu ya mbuzi huwa mzuri sana kwa mifupa na kuweza kusaidia afya ya mtu kuweza kuwa afya nzuri na afya dhabiti na afya inayo kuwa salama.

Naamu ni na mahusiano mazuri zaidi na wazee wangu kwa sababu Hua wananipa mawaitha nambao ni mazuri, wananipa ushauri nambao unanisaidia hadi wa sasa waze ni watu nambao watakusaidia kwenye maisha kwa kuweza kukupa ushauri nambao ushauri mzuri vile vile kukana waze saidi kuna saidia kwa kuweza kukuza heshima, kuweza kusoma mambo mengi ya tamaduni, watakufunza mambo nambao ni muhimu Iwapo unahitaji mawaitha wataeza kukupa Iwapo unachangamoto za maisha wataeza kukupa ushauri na kueza kumaliza changamoto zile ile vile wase ni watu na ambao watakufunza tamaduni kwa undani na kukuonyesha mwelekeo na kukufanya uwe mtu mwenye hekima, uwe mtu mwenye nidhamu na mtu bora zaidi hata kwenye jami vile vile kwenye kijiji uwe mtu nambaye ni mtu tajika, mtu anayaminika na mtu muaminifu zaidi wazee wanapokuwaminia na kukuona kuwa mtu mzuri hapo ndipo heshima huwanza na kukua unaaminiwa na watu nambao Wanausoevo, wa maisha na vile vile wanaeza waka kusaidia kwa vitu mbali mbali.

Naam napenda kukimbia kwa sababu kukimbia ni hali nzuri na kuweza kueka mwili wangu katika hali na ambayo inayostahili kuweza kujenga afya yangu kuweza kukuza misuli yangu ili uweze kuwa vizuri isije ikashika mana kukimbia ni kitu na ambacho ni kizuri saidi kinaeza kika iwapo unashida na ambazo ni zakimawazo utaweza kuwa vizuri unapokimbia unapungusa msongo wa mawazo Napenda zaidi kukimbia kwa sababu ni kujenga afya na vile vile ni kuweza kujifurahisha kwa kumaliza mafuta mengi mwilini kukimbia ni kitu na ambacho ni muhimu zaidi kwa afya ya binadamu.

Muda mwingi napenda kununua vitu kwenye supa market kwa sababu pale ni pahali na ambapo utaweza kupata vitu vyote unavyohitaji na kupata vitu kwa bei nzuri, bei na ambayo ni bei nafuu vile vile unaweza ukachagua na vile na ambavyo unavitaka kwa sababu kwenye duka za kawaida huwezi ukajichagulia kitu na ambacho unataka ila pale kwenye supa market ni mahali na ambapo ni mahali huru Unajichagulia kitu na kitu ambacho unataka Iwapo vitu vingine hauvitaki unaeza ukaviacha tu pale ila kitu ambacho ni kizuri zaidi Kitu unachotaka zaidi unakipata pale Kitu na ambacho hauwezi ukapata kwenye maduka haya mengine ya kawaida kwenye supa market utaweza kukipata pale Kwa hivo mimi nina mazoea au ninapenda zaidi kununua vitu kwenye supa market Kwa sababu ni rahisi ni kupata kila kitu na ambacho unakihitaji na kwa njia rahisi.

Naam, kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu simu imenisaidia kuwasiliana au inanisaidia kuweza kutuma jumbe haraka na watu muhimu vile vile kupata tarifa kujifunza mambo mapia na kupanga shuguli za kila siku ndani yake kuna programu za kazi, benki, ramani na barua hivyo imekuwa kama msaidizi wangu karibu au msaidizi wangu wakaribu zaidi katika maisha ya kila siku bila simu mambo mengi yangekuwa magumu zaidi na yangetumia muda mwingi kuyakamilisha. Kwa hivyo simu ndicho kifaa cha teknolojia na ambacho siwezi kuishi pasipo, simu ni kitu ambacho ni muhimu zaidi kwa maisha ya binadamu.

Naam ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kufuata mpangilio ulio wazi na unaonisaidia kubaki makini hadi mwisho wa mwezi Kwanza nadhamini mwezi uliopita kwa kuangalia nilichofanikiwa na changamoto nilizo kutana nazo Hii hunisaidia kujua ni wapi ninahitaji kuboresha na ni wapi mambo gani ya nafanya kazi vizuri Pia naweka malengo machache lakini yenye maana zaidi au yenye maana bora badala ya mengi yasio na mwelekeo malengo haya huwa huwa ya wazi yanayopimika na yanayawezekana kufanikiwa ndani ya mwezi mmoja Pia ninaji najipa muda wa kujifunza au kuboresha ujuzi unaohusiana na kazi yangu Kila mwezi kwa sababu ma maendeleo ya kitaaluma ni sehemu ya malengo vile vile ninafanya tathmini ya mwisho wa mwezi ili kujifunza na kujiandaa vizuri kwa mwezi unaofuta ni njia hii na njia hii hunifanya nibaki na muelekeo nidhamu na maendeleo ya kudumu kazini yawe mazuri na kuweza kuboresha kazi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku hasa ukiandaliwa kwa viungo vizuri na kuambatana na mboga au saladi ya huwa ni mchanganyiko huu hunipa ladha inayopenda na pia hunishibisha vizuri Mimi hupenda vyakula hivyo kwa kuwa na ladha nzuri na nivyakula vina muonekano mzuri Napenda kwa sababu ni chakula kinachoweza kuliwa nyumbani au nje na kinafaa karibu wakati wowote wa siku Zaidi ya hapo unikumbusha milo ya pamoja au familia Jambo linalofanya nikithamini zaidi na kuweza kukipenda zaidi.

Naam nimesha wahi kufanya kazi ya kujitolea na usoevu huo umekuwa wa maana sana kwangu kujitolea kuna nipa fursa ya kusaidia jamii na watu wanaohitaji usaidisi wa haraka bila malipo Jambo linalo ongeza hisia za kuridhika na shukrani nimefanya kazi mbali mbali kama kusaidia katika matukio ya kijamii kusaidia watoto kujifunza au kushiriki katika kampeni za usafi na uhamasishaji wa afya vile vile kupitia kazi ya kujitolea nimejifunza umuhimu wa kusaidia uvumilivu na utulivu na hekima na kuwa na moyo wa huruma Pia imenisaidia kukuza ujuzi wa mawasiliano na kushirikiano na watu wa asili tofauti tofauti Hii ni njia nzuri ya kurudisha au kueza kukueka kwenye jamii na kujenga dunia bora zaidi kwa wote vile vile nimeeza kufanya kazi na ambazo ni za kujitolea kuweza kusaidia watu nambao wasiojiweza kwa kuwapa fedha au pesa na ambazo ni wataeza kujikimu nazo kimaisha au kwa kuwapa malazi na chakula.

Naam kupitia hatua ndogo za kila siku ninajitahidi kulinda mazingira kwa njia mbalimbali kwanza ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya vitina au chupa za maji zinazoweza kutumika tena badala ya zile za plastiki zinazotumika mara moja Pia ninajitahidi kutunza maji kwa kugeuza mabomba yasiyo tiririka na kutumia maji kwa uangalifu wakati wa shuguli za nyumbani. Ninafuatilia pia matumizi ya umeme wa kuwasha taa na vifaa vya elektroniki. Ni napo hitaji na kutumia taa za zenye na ambazo ni rafiki wa mazingira na kutumia nguvu kidogo vile vile kueza kuokota taka na ambazo zimeza kutapakaa au kuweza kungarisha mazingira yetu ni kitu na ambacho huweza kufanya Ili tunaeza kufanya kuwa kuweza kulinda mazingira yetu na kulinda afya yetu pia vile vile mazingira ya napokuwa chafu au taka zi na zitakapotapakaa kwenye mazingira hata ukosefu, wanyazi au mazingira bora, mnaeza yapata. Kwa hivyo mimi hufanya mazingira yawe safi na kuweza kulinda mazingira yetu yawe mazuri kila wakati.

Naam kitu na ambacho mimi ninafanya kila jioni kabla ya kulala ni kuweza kutazama filamu na ambazo ni filamu nzuri na ambazo mimi huzipenda hasua filamu kama ila ya Fast and Furious ni filamu na ambayo ninaipenda zaidi na ninafuatilia hata watakapotoa hii ingine inayokuja nitaeza kufuatilia filamu hiyo ili niweze kujua undani na kuweza kutazama filamu ile Ninaipenda zaidi na huwa ninaitazama mara kwa mara kabla ya kulala ili niweze kujiburudisha na kujipumzisha Wakati mwingine unawezakuta umechoka zaidi unamsongo wa mawazo Unaeza vile vile ukatazama video za vichikesho au vipindi na ambavyo ni vipindi vizuri vya mafunzo au uweze kutazama mpira wa miguu huwa ni mchezo mzuri zaidi wakueza kutuliza mtu na kupa mtu raha Unaeza ukacheeka, ukitazama, wachezaji, unaambao ni wahaiba ya juu Watakutumbuiza, watikitaka, kwa mpira wakisasa, utaeza kufurahia na kueza kusahau mambo yote mda wangu kabla ya kulala, mimi ufanya mambo hayo kueza kutazama filamu, kutazama mpira kabla ya kulala.

Naam, sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa, napenda jinsi watu wakaribu wanavyo kusanyika pamoja kusherekea pamoja na kuonyesha upendo na mshikamano Hali ya furaha mziki mzuri na chakula kitamu huifanya sherehe hiyo kuwa ya kipekee na yenye kumbukumbu mzuri Pia napenda sherehe hii kwa sababu ni wakati mzuri wa kushukuru kwa mwaka mwingine wa maisha kupanga malengo mapya, kuweza kujitenga na mambo na ambayo ni mabaya na kuungana na marafiki na familia kwa njia ya furaha na mshikamano mzuri kuweza kufurahia kwa pamoja na kujitumbuiza kwa nyimbo na ambazo ni nyimbo mzuri, nyimbo tamu, nyimbo za kutuliza na kuweza kuleta raha nyimbo za kupamoyo raha vile vile kula chakula kwa pamoja na kuweza kupata kuwasiliana vizuri na kupeana mawaidha nambayo niyakufaa na kuweza kusaidia watu kwenye maisha.

Namu jinzi ya kuweza kusharekea siku kuu Mimi huenda vijijini hili kuweza kujumuika na jamii yangu na au familia yangu Hili tuweze kusherekea siku kuu vizuri tuweze kula kwa pamoja kwa kushirikiana kwa ushikamano tuweze kuwasiliana na kupeana mawaidha tuweze kufurahia chakula kwa pamoja Sikukuu huwa ni siku nambayo ni nzuri ya kueza kukutana na kueza kujadiliana, kukuzana kima wazo, kuweza kujuliana hali za maisha, kueza kujua mtu vile alivyo kuwa miezi hiyo iliopita siku kuu ndio siku nambayo inasherehe nzuri ya kueza kujuliana hali na kueza kupeana mawaitha nambayo ni mawaitha mazuri ya kueza kusaidia mtu kwenye maisha yake au mtu wanapopitia changamoto pale atapata mawaitha nambayo ni mazuri ya takayo msaidia kwa maisha yake.

Na"am, napenda kupika haswa chakula na ambacho ninachokipenda zaidi kama vile mchele kwa kuku mchele kwa kuku ni chakula na ambacho ninachokipenda zaidi nikiongeza mboga aina ya salad. Hivyo ndivyo vyakula na ambavyo ninavyovipenda zaidi na ninapendelea kupika wakati wangu mwingi au muda wangu mwingi vyakula na ambavyo unaweza ukala wakati wowote iwe ya asubuhi, usiku ama wakati wa mchana. Mchele kwa kuku ni chakula na ambacho ni kitamu zaidi na huleta raha mtu anapokula chakula kile vile vile nyama ya kuku husaidia mtu kwenye afya na kuweza kuboresha afya ya mtu Chakula hicho ninapenda zaidi na ninapenda kupika chakula hicho kwa sababu ni chakula kitamu na ni chakula kinachoniletea ladha nzuri na kuweza kuniridhisha na kunipa raha ninayohitaji.

Nam, mimi hupenda kuogelea zaidi haswa kwenye mito mikubwa ama kwenye swimming pool kuweza kuongeza umaarufu wangu wa kuogelea ama wakati wa joto kali au wakati kuna jua jingi mimi huweza kuenda na marafiki zangu kwenye mito na ambayo ni mito mzuri na mito mikubwa yanye ina maji nzuri kuweza kuogelea kule kuweza kujituliza ndani ya maji na kuweza kumaliza uchovu. Vile vile kuogelea kunaongeza umaarufu wako wa kuweza kuogelea Kunaongeza mbinu za kuogelea wakati mwingine sisi huenda kushindana au huenda kule kuogelea kwa mashindano na vile vile ni kitu na ambacho ni kizuri kwa kuweza kutengeneza afya ya mtu Unapoogelea unajipa raha na vile vile unajipa utulivu wa kili.

Naam kujenga mawasiliano mazuri na wenzangu ni kuweza kuwasiliana kuweza kupeana heshima kuweza kuwa na muonekano mzuri kusikiliza mtu maoni yake kwa makini kuweza kupakila mtu nafasi yaa kuweza kuwasilisha maoni yake na kuweza kupa, kila mtu heshima anayo stahili bila kujali cheo cha mtu au mtu anapofanyia kazi mambo yale huleta mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzako na kuleta heshima, hekima na ubunifu kwenye kazi Mimi hupendelea zaidi kila mtu aweze kuleta maoni yake ili tuweze kuyachangia au kuyakosoa iwapo ya na makosa Bali iwapo ni maoni mazuri sisi huyapitisha na kuweza kutengeneza kazi yetu iweze kukua kazi nzuri na kazi ya kufurahisha Mimi hujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzangu kwa kupitia mawasiliano na kuwa kwa heshima na ambayo ni mzuri kwa heshima na taadhima Unapoheshimu mfanyakazi mwenzako heshima inadumu na mawasiliano yanakuwa mazuri na mtaweza kufanya kazi kwa pamoja bila vurugu.

Mwezi wa mwaka ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba kwa sababu mtu pale hupata likizo ambayo ni likizo ndefu likizo na abayo utaweza kuenda vijijini au kuenda mtaa wenyu kuweza kutangamana na familia yako hapo ndipo unapopata mda mzuri wa kuweza kukaa na familia yako kwa mda mrefu au kwa likizo ndefu hapo ndipo utakapopata nafasi ya kuweza kukaa na marafiki zako wa karibu wa urafiki zako wapale mtaani Hili muweze kujuana vizuri. Mwezi huu ndiyo mwezi ninaupenda zaidi kwa sababu ni mwezi wa krismazi. Kuweza kushehekea siku yesu aliyo zaliwa. Pia ni ndio mwezi na ambao sa watu huruka mwaka kuingia mwaka mpya na mambo mapya. Kuweza kuisahau mwaka na ambao umeza kupita na mwaka na ambao uliokuwa na changamoto nyingi. Mwezi huu wa disemba ni mwezi nambao ninaupenda zaidi kwa mwaka na inapenda zaidi. Inapofika disemba ili nieze kuenda kujumuika na familia yangu tuweze kufurahia kwa pamoja.

Naam, napenda upepo kwa sababu upepo ni kitu na ambacho utakipata mahali popote iwapo unatembea barabarani kwenye misitu, kwenye bahari, kwenye mito, hata kwenye nyumba unapofungua madirisha yako kuna upepo naambao unaingia upepo ndio kitu nambacho unapenda zaidi kwa sababu ndio kingi zaidi duniani mahali popote unapoenda kuna upepo vile vile AC si mbaya ila hutumika wakati na ambapo wakuna upepo au unapokuwa kwenye chumba kina joto jingi na hakuna upepo Ndiyo pale AC huweza kutumika Bali wakati mwingi upepo ndiyo kitu sahihi cha kuweza kutumia kwa sababu huleta hewa safi na kuleta mazingira yawe mazuri kwa kuweza kueka hewa ya anga kuwa hewa na mbayo ina hewa safi na inamanufa kwenye afya ya binadamu Naam, napenda upepo kwa sababu upepo ni kitu nambacho utakipata mahali popote Kwi wapo unatembea barabarani kwenye misitu, kwenye bahari, kwenye mito, hata kwenye nyumba unapofungua madirisha yako kuna upepo namba unaingia.

Naam, ushauri nambayo nigependa kumpa mtu mwingine ni awe mtu na ambaye ni mtu mwenye imani, mtu mngojefu na mtu mvumilivu vile vile awe mtu mwenye imani zaidi kwa mambo nambayo anayofanya, awe mtu mchapa kazi Iwapo anachanga moto, ninaeza kumupa ushauri nambayo ni ushauri mzuri Kwa kuweza kumkuza kimawazo na kumuonyesha njia nambazo anastahili kufuata Hili aeze kuwa mtubora Hili yaeze kujitua kwenye lindi la mawazo na mbalo ni lindi libaya zaidi na uweza likachangia mawazo yake kuharibika Unapokuwa na mawazo mengi zaidi na huna ushauri wote unaopata kutoka kwa familia au kutoka kwa jamii yako hua unaeza kuwa na mawazo na ambayo yamebeba mambo mingi Bali tu unapopata mtu na ambaye atakupa ushauri na ambao ni ushauri mzuri Utatuliza mawazo yako na uweze kuwa sawa na uweze kuwa na mawazo na ambayo hayana mambo mingi uweze kufikiria mambo na kutengeneza maisha yako au kufanya kazi yako vile vile unaeza ukaanzisha kazi mpya au kuweza kufanya biashara zako muhimu.

Naam napenda kuvaa kofia haswa wakati kuna jua kali kwa sababu kunapokuwa na jua unapovaa kofia itazuia mionzi ile ajua kweza kukumulika kwenye kichwa na au kuweza kukuharibu ngozi ya kichwa Pia kofia inasaidia kwa kuweza kukinga macho kwa sababu mionzi ile inapomulika macho huwa inamaliza nguvu za macho Mimi hupenda zaidi kuvaa kofia kwa sababu inanisaidia kwa njia nyingi vile vile kwa kuweza kunikinga kutokana na baridi Kofia ni kitu na ambacho ni kizuri na ninapenda kuvaa zaidi kofia kwa sababu ina manufaa mengi na inanisaidia kwa njia nyingi.

Naam, siku yangu ya kuzaliwa ni siku kubwa kwenye maisha yangu, mimi huweza kujumuika na familia yangu, vilevile yani nawaita marafiki au hata watu wa jamii ili wakuje tuweze kusherehekea kwa pamoja Mimi hupendelea kutumia keki ya chocolate ambayo ni keki inayo kuwa na ladha nzuri na muonekano mzuri keki ile huwa chocolate ile ina kaukali kwa umbali kiasi nambako huvutia zaidi keki ile ya chocolate ndiyo keki ambayo napenda kuitumia zaidi haswa wakati wangu wa sherehe yangu ya kuzaliwa Mimi hupenda kuweza kujumuika na marafiki zangu ili wakuje tuweze kusherehekea sote kwa pamoja Tukule pamoja, tuweze kupata vichekesho pamoja tucheze muziki kwa pamoja ili siku yangu ya kuzaliwa Iwe siku nzuri na ya kuweza kuweka kumbukumbu siku hiyo ninaipenda zaidi kwa sababu ndiyo siku niliyoalikwa kuja humu duniani Napenda siku hiyo na ninaisherehekea zaidi kwa mambo mengi na ambayo mambo mengi nimeweza kuya weka ya kiwa kama kumbukumbu ya maisha yangu yote.

Naam, napenda kula samaki kwa sababu nyama yake ni nzuri, nyama yake ni tamu na anamanufaa mengi au ile nyama ya samaki inamanufaa mengi kwenye mwili wa binadamu Haswa mafuta ya samaki ni tiba ya kifua na mafuta yale yana saidia mtu kwa kuweza kujenga afya Samaki ananyama nzuri haswa ukipata samaki ambao ni wale wakubwa, samaki wakutoka lake Victoria Wananyama tamu zaidi na ni samaki ambao ni wazuri kwa nyama Mimi hupenda zaidi kula nyama ya samaki hili kuweza kujenga afya yangu vile vile nyama ya samaki au unapomkula samaki mdamrefu Huwa ana kutengeneza akili na unaweza kufikiria vizuri na kuweza kufunguka mawazo yako vizuri Nyama ya samaki ni nyama tamu zaidi.

Naam, ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na hitaji na maendeleo ya teknolojia. Kwa kawaida nikiona kifaa changu kimeanza kufanya kazi polepole au hakitoshi kutimiza mahitaji yangu ya sasa Huwa napanga kununua kipya hii inaweza kuwa kila baada ya miaka miwili hadi mitatu wa vifaa vikubwa kama simu kompyuta au kompyuta za mezani vile vile, mara kwa mara hufanya msasisho au masasisho ya programu na mfumo wa fifa vyangu ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri, vina usalama zaidi na vina vipengele vipya, vinavyoongeza ufanisi. Hii ni muhimu sana ili kuepuka matatizo ya kiufundi na kulinda data zangu. Mara kwa mara mimi husasisha vifaa vyangu ili nikae nikiwa sawa na kuweza kufanya kazi yangu bila masumbuvu yoyote au bila shida zozote.

Naam, ninaenda makitaba mara katha kwa siku wakati ni naimepata mda wa mapumsiko Hili kuweza kutuliza mawazo yangu kwa kusoma vitabu na ambavyo vina hadithi nzuri hadithi senye mafunzo, hadithi sa vichekesho na vile vile hadithi sa kuweza kuweka kumbukumu au hadithi saa tabasamu ya maisha ya kitambo vile yalikuwa au hadithi na ambazo ni nzuri kuweza kujua au kuweza kujue zaidi ya hadithi iyo au kuweza kuendelea kusoma hadithi iyo ujue ni nini kilichokuwa kikifanyika wakati ule au kwenye hadithi iyo. Mda wangu mwingi mimi hupenda kutembelea makitaba ili, nieze kujifunza mambo mengi kupitia hadithi na kusoma vitabu vingi nambavyo ni muhimu kwa maisha.

Na'am, timu ninayofuata ya mpira, ya mchezo wa, ni timu ya Man City. Timu ile ninaipenda zaidi kwa kuwa ni timu nambayo inacheza mpira wa kisasa, mpira wa tikitaka na mpira na ambao ni mpira ulioenda shule. Wale wachezaji wa Man City wana uzoevu mzuri wa kuweza kuhujumu timu pinzani, kufunga magoli na ambayo ni magoli mazuri, magoli ya kupendeza na magoli ya kusisimua. Timi ile ina wachezaji na ambao ni wachezaji wazuri na ambao ni wa viwango vya juu na kuweza kushinda vikombe vingi na vikombe muhimu katika timu. Timu ya Man City ndiyo timu ninayoipenda zaidi ya mpira wa miguu duniani.

Naamu mimi hupenda kulala mapema kwa sababu kulala mapema ni hali nzuri ya kuweza kutuliza mwili kutuliza mawazo bada ya sikundevu ya kazi vile vile kulala mapema ni afya na unaweza ukapata usingizi wako vizuri bila kusumbuliwa Pia uamke mapema ili uweze kufanya kazi za nyumbani kabla ya kutoka kuenda shuguli zako za siku au kuenda ofisiini, iwapo ni kampuni, unaeza ukafanya kazi zako za nyumbani kabla ya kutoka Mimi hupenda kulala mapema, ndiyo nieze kurauka mapema kuelekea kaziini.

Naam, napenda kuimba zaidi kwa sababu kuimba ni njia nzuri ya kuweza kujiendeleza kimawazo na kupunguza mawazo ambayo hayastahili kuwa kwenye fikira za binadamu Iwapo una siku ndefu ya kazi umechoka na unataka kujituliza Unapopata wimbo nzuri wa kuimba ni wimbo na ambao unaeza ukakuchangamua na kutoa fikira Kuimba ni kitu napenda zaidi kwa sababu kinanipa raha na kinanipa muonekano mzuri kunichangamua na kunituliza akili Napenda zaidi nyimbo na ambazo ninaelewa kuziimba.

Naam, ujuzi na ambao nigependa kuimarisha zaidi ni ujuzi wa kutumia fifaa vya kielektroniki au kutumia kompyuta ili kuweza kuimarisha viwango vyangu vya kazi na kuweza kupata kazi na ambazo Nirahizi haswa kama vile kutuma barua pepe na kutuma ujumbe na ambao ni muhimu Nikependa kuongeza ujusi huo wa kutumia vifaa hivyo vya teknolojia ili kuweza kujiendeleza na kuweza kuongeza fiwango vyangu iliniwe mtu bora na mtu anaefanya kazi kupitia njia zote iwapo ni kazi ya mikono au kazi ya ya kuweza kutumia vifaa kama vile kompyuta niwe sawa upande wote vile vile vitu vya elektroniki ningeweza kutaka kujua kuvitengeneza kwa sababu ninjia ingine nzuri saidi ya kueza kujiendelesha kimaiza kimaisha na kuesa kujua vitu vingi si vibaya bali ni kueza kujiendelesha vizuri na kuwa una muonekano mzuri hata katika jamii kitu kitakapo haribika unauwezo wa kueza kukirekebisha kwa haraka.

Namu, napenda kula popcorn kwa sababu popcorn ni kitu na ambacho ni laini au wakati unapotazama iwapo ni filamu, filamu au unapotazama mpira. Ukitumia popcorns, unaweza ukajiburudisha pale kwa kutuliza akili zako. Kwa kueza kusahau mambo na ambayo ni mambo mabaya ama kueza kutuliza akili kwa baada ya siku ndefu ya kazi. Kula popcorn huwa kuna leta raha, utulivu wa akili na utulivu wa mwili. Kula popcorn ukitazama au ukieza kuangalia filamu na ambazo unapenda huleta raha na kuwa unapata raha ya na ambayo ni nzuri na kutazama vichekesho, filamu zenye vichekesho au filamu za vita huwa inaleta raha nzuri ukitumia popcorns. Kwa hivyo mimi napenda kula popcorns saidi wakati ni natasama iwapo ni filamu ama mpira wa miguu au mpira wa kadanda ama voli boli.

Naam kumbukumbu ni nazo nyingi za shuleni ila kumbukumbu nzuri ni ilio kuwa na yopale shuleni Wakati tulipokuwa tuna mashindano ya kuweza kusoma na tukaeza kuibuka wanafunzi na wanafanye haya juu ya kuweza kusoma Kumbukumbu hiyo ikiwa sasa ninaipenda zaidi na nikitu na ambacho kilicho nipea hekima na kuweza kunipa motisha ya kuweza kupenda zaidi kusoma hadi wa sasa mimi hutembea kwenye maktahili kuweza kuongeza ujuzi wangu wa kusoma Tulieza kusoma mashairi na ambayo yalikuwa mashairi mazuri Tulikuwa shule katha Hili tulikuwa tunashindania kikombe na ambacho kilikuwa kizuri kikombe cha thamani na kikombe ambacho kilikuwa maridadi sana Tulibuka kuwa washindi na nikaeza Hio ndiyo kumbukumbu na ambayo hadi wa sasa Ninakumbuka pale shule ni kumbukumbu ilio kuwa nzuri saidi kwenye maisha yangu na hata kwenye shule hiyo nilio isomea.

Naam, napenda asali kwa sababu asali inalaza nzuri. Asali ni kitu na ambacho ni kitamu. Unaweza ukala asali kwa kuweza kutengeneza koo iwapo unamaumivu ya koo. Asali ni dawa vile vile. Au wakati mwingine unaweza kutumia asali kwa kuweza kupaka kwenye mkate ama unaweza ukala asali kafu. Pia asali ni kitu na ambacho hutumika kwa kuweza kutengenezea pombe ya kitamaduni na ambayo ni pombe na ambayo huwasaidia watu na ambao wanaitumia Pia asali ni kitu na ambacho unaeza ukakulia kitu kama ugali unapotaka we mwenyewe mtu halasmishwi vile vile asali ni kitu na ambacho hutumika kwa mambo mbalimbali unaeza ukapaka kwenye mkate ili uweze kula.

Naam, kitu na ambacho mimi hufanya ili kupunguza matumizi ya plastiki ni kuweza kutoa plastiki zile kwa mazingira kuzitoa kabisa na kukusanya mahali na ambapo panapo stahili, ili zieze kuchukuliwa na kuweza kupelekwa kwenye viwanda vya plastiki Kuzitengeneza upya ili zieze kutumika plastiki ni vitu na ambavyo hufanya mazingira kuwa chafu na kufanya mazingira yaonekane mazingira dhaifu na watu wa pale waeze kuonekana watu ovyo mazingira yanapokuwa safi au unapo okota plastiki zote kwenye mazingira ya mazingira yale hupendeza na kuwa na mandhari nzuri mazingira safi ni mazingira mazuri zaidi plastiki mimi huweza kuziokota na kuzihifadhi mahali pazuri ili zieze kuchukuliwa na kupelekwa kwenye viwanda vya.

Naam, napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kwa sababu kusoma kuna nipa hari ya kuweza kupanua akili yangu, kuweza kujua mambo mengi, haswa kama ni masomo ya sayansi sayansi hunisaidia kuweza kufumbua mambo na ambayo ni mazuri, kuweza kujua viumbe hai na viumbe walio duniani vile wanavyoishi, kuweza kujua hali ya anga vile vile sayansi ni somo na ambalo husaidia mtu zaidi kwa kuweza kumfafanulia mambo na ambayo ni muhimu kufanya utafiti na sayansi ni kitu na ambacho au ni somo na ambalo ninapenda zaidi kulisoma wakati wangu ambao ninamuda Kwa sababu sayansi inanipa au inanifungulia akili na kunipanulia akili ili niweze kufikiria zaidi.

Naamu, wikendi mimi huweza kujumuika na marafiki angu ili tuweze kuenda matembezi kama vile kutembea kwenye misitu mikubwa kuangalia mandhari ya kule kuweza kujiburudisha au hata kuenda kwenye mito mikubwa kuweza kuongelea kuongeza viango vyetu vya uongeleaji ya uviango vietu vya kupiga mbizi Wikendi ni siku nambayo ni nzuri saidi ya kuweza kujifurahisha na kujipumzisha baada ya wikii ya kazi au iwapo wewe ni mwanafunzi kuweza kujipumzisha bada ya wiki ndevu ya masomo Wikendi ni siku na ambayo mtu anaeza kufanya mambo na ambayo ni muhimu kuweza kutengeneza mwili wake afya yake kwa kufanya masowezi na kufanya vitu na ambavio ni vizuri na afya na kutengeneza mwili na kutuliza filevili.

Naam, nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya uingereza, kwa sababu uingereza inahistoria ndefu upande wa mpira wa kadanda au soka. Uingereza ni nchi kubwa Europa na ningependa kuweza kuitembelea haswa mji wa Manchester, kwa sababu pale ndiyo timu yangu ilio toka Manchester City. Napenda timu ile na vile vile nchi ile ninaipenda, ningependa kuenda kuitembelea ili niweze kuona tamaduni za kule, zinavoenda na kuona mandhari ya nchi ile, maendeleo na uchumi wa nchi ile Uingereza ni nchi ambayo ninaipenda zaidi na ni nchi kubwa duniani na inamuonekano mzuri na inavitu ambavyo ni vya thamani na vitu vya kuweza kutazamwa kwa undani na kwa kina na kuweza kutaka kujua zaidi nchi ile tamaduni zao vile zinavyoendelea au chakula wanachokitumia. Uingereza ndio nchi nambayo ningetaka kutembea duniani.

Naam, kitu na ambacho mimi hufanya ili kuweza kuwatia wenzangu moyo ni kuweza kuwapa mawaidha na ambayo ni mawaidha muhimu ya kuweza kuwarudisha au kuweza kuwapa fikra na ambazo ni nzuri watu wanapokuwa wanakumbano na changamoto haswaa changamoto za kimaisha Mimi huwapa mwelekezo mzuri ili waeze kufuata, waeze kujiepusha na mambo na ambayo ni mambo ya kuwapa stress au fikira nyingi Haswaa kama wakati wa msongomano wa kazi mimi huwaelekeza vizuri na kuweza kuwaonyesha Waeza kupanga kazi zile kwa vikwaa ndogo ndogo ili kuweza kuzi maliza kwa wakati unaostahili Mimi huweza kuwatia wenzangu moyo kwa kuweza kuwapa mawaidha na ambayo ni muhimu na mawaidha yanayostahili.

Naam, mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kuweza kuisaidia, kuweza kuleta manufaa na ambayo yanasaidia kila mtu, kuweza kuweka vitu na ambavyo ni sawa kwa kila mtu, kushirikiana kwa mabadiliko ya jamii, kuweza kuleta maendeleo katika jamii na kuweza kuleta vitu nambavyo ni vizuri katika jamii Mimi hupenda kushirikiana na wanajamii ili tuweze kujikuza kimaisha, tuweze kuleta maendeleo na vitu na ambavyo ni vya dhamani kwenye jamii yetu, tuweze kumaliza janga la nja, tupate elimu bora, maisha bora, afya bora na majisafi. Jamii yangu ninashirikiana nayo zaidi ili kuboresha maisha yetu yawe maisha mazuri na tuweze kukaa kwa amani na kwa raha.

Naam, nafanya kazi ya kushirikiana na wengine ili tuweze kujiboresha. Na tuweze kuifanya kazi vizuri kwa sababu unapofanya kazi pekee yako huende ikakushinda ama huenda ukafika mahali iweze kukulemea au ikushinde nguvu Haswa mimi hupenda zaidi kuweza kushirikiana na wenzangu ili tuweze kufanya kazi vizuri na mnaposhirikiana mnapeana mawaidh na ambayo ni mazuri, mazungumzo na ambayo ni ya kufana na mnafanya kazi vizuri ili kuweza kumaliza kazi yenyu kwa wakati unaostahili na kumaliza kazi na ambazo ni nyingi na unapokuwa pekee yako unawezapata kazi zina kuwa nyingi kukuzidi na hauwezi ukazifanya kwa wakati mmoja au kuzimaliza kwa wakati unaostahili. Kwa hivo mimi hupenda kushirikiana na wenzangu kufanya kazi ili tuweze kufanya kazi yetu vizuri na kupeana mawaidha haswa mtu anapo, songwa na msongo wa mawazo tunaweza kumpa na waidha na ambayo ni mazuri na kumtuliza ili aweze kufanya kazi bila stress nyingi na kufanya kazi kwa umakini na ufanisi.

Naam mimi hupata habari kwenye mitandao au kupitia radio televisheni mifereji mbali mbali ya televisheni bali mimi hupenda kufuatilia habari au ninapata habari kwa urahisi kupitia mitandao kwa sababu pale ni njia na ambayo ni rahisi ya kuweza kupata habari zile Kwa kuwa si kila mtu anaye miliki televisheni ila watu wengine wana ma radio bali mtandao ndio kitu na ambacho rahisi au ndio programu rahisi ya kuweza kupata habari kwa urahisi na kwa kina Mimi hupata habari sangu kupitia mitandao zaidi kwa sababu wakati mwingi nina simu yangu au nina komputer yangu pale ninaeza nikaangalia habari na ambazo zinaendelea kwa sasa habari sinazochipuka au habari zinazoendelea au habari sahivi sasa Wakati mwingi hupata habari zangu kupitia kwa mitandao.

Naam, mimi hupenda filamu na ambazo ni filamu za vichekesho Filamu na ambazo zinavita au filamu na ambazo ni nzuri na mafunzo vile vile filamu na ambayo inakupa Hali ya kuweza kujua ninini kinachoendelea pale ndiyo filamu na ambayo ninaipenda Napenda filamu na ambayo inagusa hisia na kuingia kwenye nafsi Filamu na ambayo inakutuliza na kuweza kukufanye uweze kusahau mambo yote ulio kuwa ukiyafikiria Filamu na ambayo inayo kutoa musongo wa mawazo ndiyo filamu na ambayo ninayo ipenda zaidi kwa sababu itakufa itakupa afya ya akili na kuweza kukupa utulivu wa haraka Filamu ninazo zipenda zaidi ni filamu na ambazo zinavichekesho na mambo mazuri ya kuweza kuchekesha mtu na kumfanya mtu aeze kupata burudani.

Na mimi hupenda kujifunza mambo mapia kupitia vifaa na ambavyo ni vya teknolojia kama vile kompyuta na kuweza kuongeza viwango viango vya utumizi wa teknolojia Kwa sababu maisha haya ya sasa ni kuweza kutumia teknolojia ili uweze kukaa maisha bora, uweze kupata kazi nzuri ni kutumia teknolojia teknolojia ndiyo ambayo ningetaa kujifunza zaidi au kuweza kuijua kwa kina na kwa ureifu Kwa sababu ndiyo maisha ya sasa, wezi ukaishi maisha ya sasa bila teknolojia au kuweza kujua mambo ya nawe husikana na mambo ya teknolojia Icho ndicho kitu na mbacho ngeza kujifunza kipia na kuweza kuongeza ubunifu pale na kuongeza maarifa kuweza kujifunza mambo mapia kupitia teknolojia.

Naam ninahifadhi kitu chathamana zaidi ili kuweza kukiweka kwa mda mrefu ili hata tutakapokuwa na vizazi vya kesho waweze kupata vifaa vile pale Kwa sababu kifaa chathamani ni kitu na ambacho huwezi ukakipata ovyo ovyo Ninapendelea zaidi kuweza kukihifadhi mahali na ambapo ni pazuri, mahali salama, mahali na ambapo hakita haribika au kuchomwa na jua au kupata kunyeshewa Kifaa hicho mimi hukieka mahali salama ili kikae kikiwa salama na kuweza kuwa na muonakano mzuri kisije ikapigwa na jua jingi kiharibike Mimi hupenda kuhifathi mahali salama ili kikipa salama mudawake wote.

Wakati wa baridi kali mimi huweza kujikinga nayo au kujiepusha nayo kwa kukaa ndani ya nyumba kuota moto au kuweza kuwakisha mashini na ambayo huleta joto kwenye nyumba Mimi huweza kujikinga ili au kuvaa nguo nzito na ambazo ni nguo hazipenyezi baridi kwa sababu wakati wa baridi kali unaweza ukapata maradhi, homa kali, homa ya kifua, homa ya mapafu au kukohoa kwingi Wakati wa baridi mimi huweza kutumia kahawa mara kwa mara ili kueka mwili wangu ukiwa na joto Kwa sababu baridi ni kitu na ambacho kitakacho kuletea maradhi na kueza kukupa magonjwa na ambayo si mazuri Mimi hujikinga zaidi kutokana na baridi ili kueza kueka afya yangu ikiwa salama afya nzuri ili niwe mtu salama wakati wangu wote.

Naam, mimi hupenda kwenda maonyesho ya sanaa kwa sababu ni maonyesho na ambayo ni muhimu pale utaweza kukutana na marafiki zako muweze kujuliana hali vile vile mahali pale huleta hisia na ambayo ni nzuri kuweza kutangamana na watu mbalimbali, tamaduni mbalimbali Unaweza kujuana na kuelewa tamaduni za watu wengine au kujifunza tamaduni mpya mahali pale ni mahali na ambapo ni pazuri na nimepata uzoefu wa kwenda pale mara kwa mara ili kuweza kujiburudisha na kuweza kuona watu na ambao ni wapya na kujengana na watu wengine wapya kwa kupeana mawaidha na ambayo ni mawaidha mazuri na ambayo mawaidha yanasaidia kwa maisha na hata vile vile kwa kazi.

Naam napendelea mwanga wa kati kwa sababu ndiyo mwanga salama wakueza kutumia Hasua kwenye nyumba unapotumia mwanga wakati ni mwanga na ambao ni salama kwenye macho yako na vile vile hata kwa afya yako Mwanga wakati ndiyo sahihi kuweza kuutumia unapokuwa pale kwenye nyumba au sebuleni Unaweza kuutumia mwanga wakati kwa sababu ni mwanga mzuri nambao hauna madhara mengi Mnapotumia muanga mkali huweza ukawaletea mashida na ambayo au magonjwa ya macho kama vile ukosevu wa nguvu za macho na vitu vingine na ambavyo vinahusikana na muangaza mwingi muanga wakati diyo muanga mzuri wa kueza kutumia haswa wakati mnapokuwa pale kwenye nyumba au mnapofanya vitu kama kupika au vitu vingine muanga wakati ndiyo muanga sahihi wakueza kutumia au ndiyo muanga mzuri wakueza kutumia kwa sababu ya kuwa ni muanga salama hauna athari zozote kwa macho ya binadamu.

Naam kumbukumbu nilio nayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki nje bila wasiwasi wowote, tulicheza mchezo kama mpira kuruka kamba na kukimbiza na hadijioni Tulikuwa tukicheka sana na hatu kujali sana mambo ya kesho muhimu ilikuwa ni furaha ya wakati huo na kuweza kupata mchezo nambao ni mchezo mzuri wenye raha bila karaha vile vile nakumbuka pia kukaa na familia jioni tukiongea hadithi au kusikiliza wazee wakizimulia mambo ya zamani na ambayo ya likuwa mambo mazuri na ya mafunzo hadithi hizo zilinifundisha heshima uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana kwa wakati muingine Tulikua tulikaa karibu na moto au taa hali iliyokuwa ya utulivu na upendo na heshima kwa kuwa tulikuwa na wazazi na ambao walikua wanatufunza mambo mengi mazuri vile vile kumbukumbu nyingine ni kuenda shuleni nikiwa na hamasa hasa nilipopata rafiki mpya au nilipofanya vizuri darasani furaha kusifiwa au kupewa zawadi ndogo ilikuwa kubwa sana Pia nakumbuka chakula cha nyumbani harufu yake na latha yake ambacho kilinileta au kilileta familia pamoja vile vile kwa ujumla utoto ulikuwa kipindi chafuraha urafiki na kujifunza maisha na ambayo ni maisha na ambayo ni mazuri zaidi maisha ya kupigiwa mfano na maisha na ambayo ni mazuri na sita waiku ya sahau hiyo ndo kumbu kumbu na ambayo ni meweka hadi wa sasa nzuri na ninayoipenda zaidi.

Naam wakati wa mgogoro na mtu ninafanya mambo kadhaa ili kutuliza hali na kupata soluhisho la amaani kwanza najitahidi kubaki mtulivu na kutojihusisha na hasira au maneno mabaya kwa sababu hayo hayasaidi tu kuongeza ugomvi huwa yanaongeza tu ugomvi kwa njia isio stahili na kuweza mtakuwa na utofauti mkubwa na ambao austahili Kisha ninajaribu kusikiliza kwa makini upande wa mwingine ili kuelewa sababu za mgogoro na hisia zao Mara nyingine watu wanataka tu kusikiliza au kusikika na kueleweka Kwa hivyo kuelewa upande wa wao kunasaidia kupunguza mzozo Baada ya hapo, ninazungumza kwa upole na kwa heshima nikieleza hisia zangu bila kuashiria lawama au kutokuwa na hukumu. Mimi hupenda zaidi kuweza kumaliza migogoro ya aina yoyote, kwa njia ya utulifu bila hasira au kuonyesha kuweza kuhukumu upande mwingine. Hii huweka mazungumzo kuwa ya kujenga badala ya kubomoa. Pia ninajaribu kutafta suluhisho la pamoja ambalo linafundisha pande sote au linafaidisha pande sote mbili vizuri au kuweza kufaidisha pande sote mbili kwa usawa.

Naamu kusherehekea mafanikio ya timu ni jambo muhimu sana kwa kuimarisha uhusiano na kuongeza motisha kwa kila mshiriki Mimi napenda kusherehekea kwa njia tofauti kulingana na aina ya mafanikio na timu husika vile vile tunapokamilisha mradi au tukishinda lengo letu fulani huwa tunapanga sherehe ndogo ndogo kama kula kwa pamoja au kunywa chai au kinywaji kingine kwa pamoja tukizungumzia kuhusu safari ya mafanikio hayo Hii husaidia kutambua juhudi za kila mtu na kuonyesha shukrani kwa kazi yao ili kuweza kukaa kwa upande mmoja na kuweza kushikana ili kuweza kutenda kazi pamoja kufanisi na kueza kutia bidii kwenye kazi Pia napenda kutoa pongezi za moja kwa moja kwa wanahabari, wa timu kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na kueza kupewa heshima anayostahili Mara nyingine tunafanya mkutano wakuzungumza kuhusu mafanikio changamoto tulizopitia na jinzi ya kuboresha zaidi siku za usoni ili tuzieze kupatwa na changamoto kama hizo zilizo tupata hapo nyuma ili tuweze kujiimarisha hata zaidi na kuweza kupata matokeo mazuri na kupata mafanikio na ambayo ni mafanikio muhimu.

Naam, kipawa changu kikuu ni kuweza kuzungumza na kuelewa lugha mbali mbali kwa urahisi Hii inanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti na kusaidia watu kuelewa mambo kwa njia rahisi na wazi. Pia nina kipawa cha kutoa maelezo marefu kwa njia rahisi na ya kueleweka ili kila mtu aweze kukua ameweza kuelewa swali lile au kuweza kuelewa maelezo yale kwa kina. Hata kwa mambo magumu ili kusaidia watu kujifunza na kupata suluhisho kwa matatizo yao Pia kipawa kingine ni kuwa na uvumilivu mkubwa na uwezo wa kusikiliza kwa makini Hii hufanya niweze kusaidia watu kwa hisia na kwa busara Hata wakati wa changamoto au migogoro Mimi hupenda zaidi kuwa na kipawa na ambacho kinaweza kikasaidia mtu mwingine ili kuweza kujikuza na kuweza kumsaidia mtu yule aweze kuwa mtu mvumilivu au mtu mkakamavu mtu mchapa kazi mtu mwenye bidii na mtu anaweza kuwa na subira na ambayo ni nzuri Manake kuwa na subira ni kitu na ambacho ni muhimu zaidi kwenye maisha haya ya sasa yanayohitaji kuwa makini zaidi na kuweza kufanya kazi kwa bidii.

Naam, ushauri ningependa kumpa mtu anayetaka kuianza kasi ni awe mtu mwenye subira, awe mtu mwenyenyekevu, awe mtu mwenye hekima na heshima, awe mtu mchapa kazi. Aeze kukubali changamoto za kila ina, ajifunze kwa bidii kila siku kuwa kama shujaa anaevuka milima ya changamoto kwa moyo wakuru, kutaka kujua zaidi, asikate tamaa hata akikumbana na vizi ngiti. Aeze kuwa na nidhamu na mwaminifu, nidhamu ni gunzo imara ya mafanikio ni kama mizizi ya miti, thabiti, ikishika haiezi kupinduka kirahisi. Kuwa mtu wa kuaminika ufungua milango mingi, siotu kazini bali pia katika maisha ya kila siku. Wasiliana kwa heshima na uwazi, mawasiliano mazuri ni kama daraja linalo, gusanisha, mioyo na akili za watu, kuleta watu pamoja na kueza kuwa kitu kimoja. Kwa kuwasiliana wengine na kueleza au kuelezea mawazo yako kuwa kwa upole, unajenga mazingira ya ushirikiano na amani kazini na kuleta watu kwa hapa moja ili kueza kushirikiana kuinua kazile, iwe kazi inayodhaminika na wengi.

Naam! Siku za mvua huwa na hali ya tofauti na za kawaida. Hivyo shuguli zangu huwa zinabadilika kidogo ili kuendana na hali hiyo Kwa kawaida siku zamvua napenda kutumia muda ndani ya nyumba au sehemu yenye makazi Nikiepuka kuwa nje mno ili kuepuka baridi na kuwa na afya njema Kwa sababu baridi kali inaeza ikanipa magonjwa na ambayo ni magonjwa sugu kama vile ni umoni, magonjwa kama vile homakali, ugonjwa wa mapafu na magonjwa mengine mengi Mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala zinazoongeza maarifa yangu na kunifanya nijifunze mambo mapya Hii ni njia nzuri ya kutumia muda vizuri hata kama hali ya hewa haiko rafiki kwa shuguli za nje Pia huwa napenda kuandika mawazo yangu na kupanga malengo ya siku zijazo siku na ambazo jua litaka pochomoka niweze kuwa na mambo na ambayo nitakayo ya fanya, mambo muhimu na mambo yatakayo nisaidia itakuwa nimeweza kupanga malengo yangu vizuri ilijua litakapo chomoza au msimu wajua utakapofika nitakuwa nina mambo na ambayo niliyo ya panga vizuri ni kuyatimiza tu itakuwa nikiyatimiza kwa wakati na kwa muda unaostahili.

Naam kwa kawaida napiga picha wakati wa hafla za familia matukio malumu au mandhari nzuri Ninayoyaona kama asili ambayo inanifurahisha mahali mandhari ni safi zaidi nyasi za kijani miti lio pandwa vizuri na bustani za maua jua linapotua au machowe Pia napenda kupiga picha wakati ninahisi hisia za kipekee au nataka kuhifadhi kumbukumbu za wakati mfulani muhimu, hii inaweza kuwa mara chache kwa mwezi au hata mara moja kwa wiki, kulingana na shuguli zangu na hali ya anga. Pia kwa ujumla sipigi picha kila siku lakini napenda kuhakikisha picha ninazopiga zinamana na zinaweza kunikumbusha kumbukumbu mzuri au kuonyesha uzuri wa vitu mbalimbali. Pia napenda kupiga picha kama njia ya kujiburudisha na kuonyesha ubunifu wangu. Wakati ninafuraha au wakati tumeeza kushirikiana na marafiki familia au jamii yangu tunapiga picha zote kwa pamoja kwa furaha na kwa kuwana utulivu mzuri utulivu wa mawazo.

Hali ya hewa ni nayoipenda ni ile yenye usawa kati ya joto na unyevu ambayo inafanya kuwa rahisi na raha kuwa nje na kufanya shuguli mbalimbali Kwa mfano hali ya hewa yenye jua la wastani upepo muanana na anga safi bila mvua kali au vumbi nyingi ni nzuri sana kwangu kwa kuweza kujiburudisha au kueza kufanya shuguli zangu za nje kwa utulivu na amani Napenda pia wakati wa asubuhi za msimu, majira ya machipuko au kiangazi ambapo joto sii kali sana anga lina rangi nzuri na kuna utulivu wa mazingira mazingira mazuri, mazingira ambao yametulia Hali kama hii hufanya mtu ajisikie afya na moyo kuwa na furaha zaidi na kuwa na moyo uliotulia vile vile kwa upande mwingine napenda pia hali ya hewa ya mvua Nyepezi inayonyesha unyevu na kupungusa joto kupungusa vumbi nyingi kuleta hali ya hewa iwe safi Lakini sio mvua nzito inayonyesha na kusababisha usumbufu mwingi mvua nyepesi humfanya mtu awe na hisia za utulifu na utoa na nafsi ya kutafakari mvua nyepesi ni nzuri saidi kwa kueza kukuza mimea kufanya mimea inawiri na kueza kumalisa joto jingi na kumalisa fumbi nyingi.

Naam ninashambulia mabadiliko kazini kama mpelelezi shupafu, anavyo kabiliana na tukio jipya la kihistoria kwa moyo wazi, akili safi na juhudi, sisiso za kikomo au sisiso na kikomo. Pia mabadiliko ni sehemu ya maisha ya kazi kama vile mawimbi yanavyo badilishwo mwelekeo wa bahari na jinzi tunavio paswa kubadili kazi ili kuendelea na safari salama. Level ya kuwa na mtazamo chanya ni kama kuwa na taa inayo ngaa ndani ya gisa na usumbufu. Badala ya kupiga au kuogopa, ninatafta fursa za kujifunza kukua na kuboresha ujusi wangu. Ili niweze kujua tatizo na au kueza kujua mabadiliko hayo, chanzo cha mabadiliko hayo. Na kueza kuyarekebisha iwapo ni mabadiliko mabaya, niyarekebishe vizuri na kueka yawe ya njia nzuri. Iwapo ni mabadiliko na ambayo ya nasaidia kampuni. Nieze kuyapiga msasa saidi ili yaze kuwa mabadiliko na ambayo ya takayo saidia na kueza kupa kampuni kipato au kueza kuleta usalishaji kwenye kampuni vizuri. Iwapo ni badiliko na ambalo si sahihi. Mimi hulieza kulipiga marufuku au tunaketi chini na wafanyikazi wenzangu na wasimamizi. Tunajadili mabadiliko hayo na tunaweza kutatua tukio hilo au kutatua mabadiliko hayo kwa undani na kwa kina na kueza kuelewana na tunaweka makubaliano sisi sote.

Naam simu hutoa fursa ya kupata habari mpia kupitia mitandao ya kijamii na tofuti za habari ambayo inasaidia kuwa macho kuhusu matukio ya dunia na mazingira yangu kwa usimamizi wa mda vifaa kama kukalenda na vikumbusho vinawesa kuunda ratiba zangu za kazi mikutano shughuli nyingine hivyo kukuifanya maisha yangu kuwa na mpangilio thabiti simu ni kitu na ambacho ni kizuri saidi na nikitu na ambacho mimi hutumia saidi kazini iwapo ni kwenye mkutano zaidi ya hayo au zaidi ya hayo nina furahia kutumia simu kununua Bithaa na huduma mitandaoni kununua vitu mitandaoni kama vile vyakula au bithaa za aina nyingine na kufanya malipo kwa njia salama Jambo linaloongeza urahisi na kuokoa muda Hata hivyo na jitahidi kutumia simu kwa uwiano ili kutoadhiri usingizi wangu uhusiano na karibu na vile vile kueza kukua na wakati wakueza kupumsika wakati situmii simu saidi kwa sababu unapotumia simu saidi unaeza ukapata unaharibu macho yako unaharibu nguvu za macho yako na unaeza ukajiletea shida ya macho kwa kutumia simu kwa mda mwingi kwa sababu ya mwanga ule wa simu huwa unaathiri macho au unaathiri nguvu za macho.

Naam mchezo ninaopenda zaidi ni ule wa mpira wa miguu, mchezo ule hunipa muonekano mzuri, mchezo ule hunipa raha na ambayo ni raha nzuri, utulivu wa moyo, utulivu wa mawazo huweza kunimalisia msongomano wa mawazo na kuniletea, amani na ambayo ni nzuri, furaha Unaposhirikiana haswa pale vijijini kuweza kucheza kwa pamoja au mnapokuwa na timu mbili upinzani mnapocheza huleta hisia na ambazo ni hisia mzuri huleta umoja amani na kuweza kuunganisha matamaduni na ambayo ni tamaduni tofauti Unaposhindana pale unaweza mkatengeneza hata timu na ambayo itaweza kuwakilisha kwenye kaunti vile vile timu ile itakapofanya vizuri kwenye kaunti inaweza wakilisha hata kwenye taifa Unapocheza mchezo ya mpira ya miguu kwa sababu ndio mchezo unaopendwa zaidi kote duniani ni mchezo na ambao unaeza ukawapeleka mbali na kuwapa viwango vizuri vya uchezaji haswa mnapokuwa na timu mbili pinzani mnashindana kuweza kujua ni timu gani inayocheza mpira mzuri au mchezo wa tikitaka pale mnaweza kujisaidia zaidi na kuweza kukuza talanta Mchezo huo ndiyo mchezo naupenda kwa sababu ni mchezo mzuri unaoleta raha na unaofanya watu wengi kuupenda kote duniani.